Napenda sanaa ya haina mbali mbali, lakini sanaa inayo ninguza zaidi ni ile inayo changani ya ubunivu, ujumbe wakina na isia za kweli. Kwangu mimi sanaa si mapambo tu yakupendeza macho, bali ni jia ya mawasiliano inayofuka mipaka ya lugha na tamaduni. Aina ya sanaa ninayoipenda utengemea uwezo wake, wakunifanya ni tafakari, kuhisi, na kuelewa maisha kwa mtanzamo mpana zaidi. Kwanza kabisa, napenda sanaa ya uchoraji. Uchoraji univutia kwa matumizi ya rangi, maumbo, na mitindo tofauti kuwasilisha isia na mawazo. Mchoro mmoja unaweza kuonyesha furaha, huzuni, matumaini au maumifu bila atanea ata moja, bila neno ata moja. Napenda uchoraji unaonyesha maisha ya kila siku, mazigira ya asili au sura za watu kwa sababu unifanya nijisikie karibu na hadithi ya mchoro huo. Pia napenda uchoraji wa kisasa unavuonja mipaka ya mitanzamo ya kawaida na kunialika kufikiri kwa jia tofauti haina nyingine ya sanaa ninayoipenda ni sanaa ya mziki mziki una nguvu ya kipekee ya kunguza isia kwa haraka bila kujali luga, mziki unaweza kueleza furaha, uzuni, mapenzi au matumaini Ninapenda haina balibali za mziki kulingana na hali ya moyo hali ya moyo wangu, lakini hasa napendelea mziki wenye ujumbe mzito na hala alisi. Mziki unisaidia kupumzika kuamasika na wakati mwingine kutafakari maisha kwa kina. Pia napenda sanaa ya huandishi kama vile mashairi hadithi fupi na riwaya. Maneno yalioandikwa vizuri sana yana uwezo wa kuunda picha akilini na kuwamsha isia za msomaji. Mashairi univutia kwa ufupi wake, lakini wenye maana pana, uku hadithi na riwaya unipeleka katika dunia nyingine na kunifanya niishi maisha ya wausika. Sanaa ya uwandishi unifundisha kuhusu uzoefu wa binadamu na kunisaidia kuelewa mitazamo tofauti. Aina nyingine ninayo idhamini ni sanaa ya picha. Picha moja inaweza kusimulia hadithi zima. Napenda sanaa ya picha kwa sababu unasa muda alisi ambao hauwezi kurudiwa tena. Picha ya asili, maisha ya watu au matukio ya kihistoria unifanya nitambue uzuri na ukweli wa maisha kama yalivyo. Fotografi au sanaa ya picha unionyesha kuwa uzuri unaweza kupatikana ata katika vitu vya kawaida kabisa. Vile vile napenda sanaa ya maonyesho kama vile tamdhilia na ngoma za asili. Sanaa hii huunganisha mwili, sauti na isia kwa wakati mmoja. Goma za asili univutia kwa sababu wakisi utamaduni, historia na utambulisho wa jamii. Tamdhilia kwa upande mwingine unionyesha hadithi za maisha kwa njia ya moja kwa moja na enye nguvu. Hata sanaa ya kisasa na ya kufikiria ninaipenda kwa kiwango fulani. Asa pale inaponipa uhuru wa kutafsiri maana kwa mtazama wangu mwenyewe. Ingawa wakati mwingine ni vingumu kuelewa, sanaa ya haina hii unikumbusha kuwa. Si kila kitu maishani kina majibu ya moja kwa moja. Hivyo basi ningependa kusema sanaa ninayoyipenda zaidi ni ile inayo zungumuza na roho. Ineachochia fikra na kuunganisha watu kupitia uzoefu wa pamoja wa kibinadamu.

Mazoezi ya mwili ni seemu muimu ya maisha yangu na ninajitahidi kuyafanya mara kwa mara. Kwa sababu ninafahamu faida zake za kiafya, kiakili na kiisia. Ingawa ratba ya kila siku inaweza kubadilika kutokana na majukumu ya kazi au familia. Bado ninaweka juhudi kuwakikisha mazoezi yanapata nafasi katika maisha yangu. Kwa kawaida nafanya mazoezi ya mwili maratatu hadi tano kwa wiki. Si lazima kila siku lakini nahakikisha nina siku maalum ya kufanya mazoezi ili kudumisha mwili wenye afya. Ratiba hii unisaidia kuwa na nidhamu na kunifanya niwe thabiti badala ya kufanya mazoezi kwa msukumo wa mda mfupi. Ninapoacha mazoezi kwa mda murefu nahisi tofauti kubwa katika gugu na hali ya mwili wangu. Aina ya mazoezi ninayofanya utegemea mda nilio na na pia hali ya mwili wangu siku iyo. Mara nyingi ufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa haraka. Kukimbia kwa mda mfupi au mazoezi ya kunyoosha misuli. Mazoezi haya unisaidia kuamusha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza uchofu, kutembea au kukimbia nje pia unipanafasi ya kupumua hewa safi na kutuliza akili. Pia ninafanya mazoezi ya nguvu ambayo nikitumia vifaa raisi kama uzito mdogo. Mazoezi haya unisaidia kuimarisha misuli, kuboresha mkao mwili na kuongeza nguvu za mwili kwa ujumla. Ingawa wakati mwingina ninaweza kuwa na magumu, matokeo yake unipamotisha ya kuendelea. Sababu kubwa inayo nifanya niendelee kufanya mazoezi ni afya yangu. Mazoezi unisaidia kuthibiti uzito kupunguza hatari za magonjwa kama chinikizo la damu au kisukari na kuimarisha kinga ya mwili. Ninapozoea kufanya mazoezi nahisi mwili wangu ukiwa mwepesi na wenye nguvu zaidi katika shuguli za kila siku. Bali na afya ya mwili mazoezi ya na mchango mkubwa katika afya ya akili. Baada ya kufanya mazoezi, mimi nahisi akili yangu ikiwa tulifu na mawazo ya kiwawazi. Mazoezi unisaidia kupunguza msogo wa mawazo, wasiwasi na hata uzuni. Wakati mwingine, mazoezi uwa kama tiba ya kimya. Inayo, saidia kuondoa mawazo mazito bila kuzungumza na mtu. Hata hivyo, sikila wakati nilaisi kuzingatia ratiba ya mazoezi. Changamoto kama uchofu, kazi nyingi au hali ya hewa Wakati mwingine unifanya ni punguze mazoezi Lakini ninapo kumbuka faida zake Inambidi ni jitaidi hangalau kufanya mazoezi nyepesi badala kuwa chakabisa Ninaamine kuwa hata dakika kumi za mazoezi nibora kuliko kutofanya chochote Pia ninajifunza kusikiliza mwili wangu siku hambazo mwili umechoka sana au unamaumifu uchangia kupumzika au kufanya mazoezi mepesi kama kunyoosha misuli kupumzika ni semu muhimu ya mazoezi kwa sababu usaidia mwili kujijenga upya na kuzuia majeraha Zaidi ya ayo ninapenda kufanya mazoezi kwanjia inayafuraisha Wakati mwingine nafanya mazoezi ni kiambatana na muziki, ni naupenda au nikiwa na rafiki. Hii hunifanya nione mazoezi si hadhabu, bali ni shuguli ya kufuraisha na ya kujijali. Hivyo basi ninaamini kuwa kufanya mazoezi mara kwa mara ni huekezaji wa mda murefu katika hafya na ubora wa maisha.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mfua mpya inaponyesha juu ya ardhi kafu ambayo mara nyingi huitwa harufu ya udongo mpya Harufu hii uniguza kwa namna ya kipekee sana kwa sababu hubeba hisia za utulifu, matumaini na mwanzo mpya Kila mara ninapoinusa uhisi kama mazingira yote yanapumua upya na moyo wangu pia unapata pumziko Kwanza kabisa, harufu ya mvua mpya unikumbusha asili na uhai. Baada ya kipindi cha, ukame au joto kali, mvua inaponyesha uleta mabadiliko makubwa katika mazigira. Ardhi uonekana hai tena, mimea uchipua, na hewa uwa safi. Arufu hiyo unifanya nitambue nguvu ya asili na umuhimu wake katika maisha ya binadamu. Ni harufu inayoashiria uzima na mabadiliko chanya Pili harufu hii unipa amani ya ndani Inanifanya nijisikie mtulifu na kupunguza msogu wa mawazo Wakati mwengine ninapokuwa na mawazo mengi au uchofu wa akili Kunusa arufu ya mfua mpya unifanya nihisi kama mzigo umepugua ni arufu isio na kelele, laini na yenye faraja kwa nafsi Arufu ya mfua pia uniusisha na kumbu kumbu za utotoni Nakumbuka nyakati nilipo kuwa mdogo nikicheza nje au nikitazama mfua ikinyesha bila wasiwasi wa majukumu ya watu wazima Arufu hiyo unirudisha katika nyakati za urahisi na furaha ambapo maisha yalionekana kuwa mepesi na yenye matumaini Hii inaonyesha jinsi harufu inavyoweza kuunganisha isia na kumbukumbu kwa nguvu mpya Zaidi ya ayo napenda harufu ya mfuwa kwa sababu inaashiria mwanzo mpya Baada ya mvua, hewa uwa safi, anga huonekana angavu na mazigira huonekana kuoshwa Kwa mtazamo wa maisha, harufu hii unikumbusha kuwa Hata baada ya nyakati ngumu daima kuna nafasi ya kuanza upya. Hii hunipa matumaini na moyo wa kuendelea mbele. Mbali na harufu ya mfua pia napenda harufu ya kahawa mpya iliyochemshwa. Harufu hii huniamsha akili na kunipa nguvu ya kuanza siku. Inayohusishwa na utulifu wa asubuhi. Mipango mipya na mazungumzo mazuri. Harufu ya kahawa uleta hisia ya joto na umakini. Hasa ninapokuwa nimechoka au nahitaji msukumo wa kufanya kazi. Pia napenda harufu ya vitabu, vipya au vya zamani. Harufu ya karatasi na wino unifanya nijisikie karibu na maarifa, hadithi na hekima. Ni harufu inayonituliza na kunifanya nitamani kusoma na kujifunza zaidi. Harufu hii unipa hisia ya ukimya, wenye maana na utulifu wa akili. Vile vile napenda harufu ya maua ya asili. Hasa yale yasiyo na manukato mazito. Harufu ya maua uleta hisia ya uzuri, upole na upendo wa asili. Unifanya nijisikie karibu na mazigira na kunikumbushe umuhimu wa kulinda asili. Upande mwingine napendelea harufu zilizo za asili na zisizo kali sana Sipendi harufu zito au kali kupita kiasi kwa sababu zinaweza kuchosha au kusababisha kero harufu ninazozipenda mara nyingi ni zile zinazotuliza na kuleta isia za furaha na utulivu Kwangu mimi, halufu ni luga ya hisia inayounganisha mazigira, kumbukumbu na roho ya binadamu.

Napenda mikutano ambayo inalengo lililo wazi, inaendesho kwa heshima na inaleta matokeo chanya. Kwangu mimi mikutano sio tukio la kukutana tu. Bali ni fursa ya kubadilishana mawazo, kutatua changamoto na kuimarisha ushirikiano kati ya watu. Aina ya mikutano ninayoipenda hutengemea mazigira, wahusika na madhumuni ya mikutano husika. Kwanza kabisa napenda mikutano midogo yenye watu wachache. Mikutano ya haina hii hunipa nafasi ya kushiriki kikamilifu, kutoa maoni yangu na kusikiliza wengine kwa makini. Wakati idadi ya watu ni dogo, mawasiliano huwa wazi zaidi na kila mshiriki huishi kudhaminiwa. Pia mikutano midogo huwa rahisi kudhibiti muda na kuelekeza mjadala kwenye lengo kuu. Pili mimi napenda mikutano ilio na ajenda ilio andaliwa mapema. Ajenda husaidia kujua kinachotarajiwa kujadiliwa na kunipa nafasi ya kujiandaa. Mkutano wenye ajenda huzuia kupoteza muda kwa mazungumuzo yasio na mwelekeo. Ninapo hudhulia mikutano ulioandaliwa vizuri nahisi heshima na hisi heshima kwa muda wa washiriki wote. Aina nyingine ninayoipenda ni mikutano shirikishi. Mikutano inayo wahusisha washiriki wote kwa kuuliza maswali. Mijadala ya vikundi au kubadilishana mawazo hunifanya nijisike seemu ya solution. Mikutano ya kusikiliza mtu mmoja akizungumza kwa muda mrefu bila kushiriki na wengine. Hiyo hunichosha na kupunguza umakini. Pia ninapenda mikutano yenye mazingira ya heshima na usawa. Katika mikutano mzuri, kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza bila kuingiliwa au kudharauliwa. Mawazo tofauti yanaisheshimiwa hata kama haya kubaliwi. Mazingira haya hujenga uaminifu na kuhamasisha ubunifu kwa sababu watu hawana hofu ya kutoa maoni yao. Zaidi ya hayo, mimi napenda mikutano inayolenga suluhisho badala ya kulaumiana. Kukutana hili kulalamika bila kutafuta njia ya kuboresha hali hakunivutii. Mkutano mzuri ujikita katika kutambua tatizo, kuchambua sababu, na kupendakeza hatua za vitendo. Hii hunifanya nione dhamani ya muda ulio tumika katika mkutano. Napetelea pia mikutano isio chukua muda mrefu bila sababu. Mkutano mifupi lakini yanye tija hunipa hisia ya kuridhika zaidi kuliko mkutano mirefu isio na matokeo. Ninapenda mikutano inayo heshimu muda kwa kuanza na kumalizika kwa wakati. Hii huonyesha nidhamu na uajibikaji wa waandaji. Aina nyingine ninayoipenda ni mikutano ya kujifunza na kubadilishana maarifa. Kama vile warsha au vikao vya mafunzo. Mikutano hii huniongezea ujuzi, hunipa mtazamo mpya na kuniamasisha kukua kitaaluma na binafsi. Napenda mikutano inayoniacha nikiwa nimejifunza katika kipya na kupata wazo jipya. Vile vile napenda mikutano zenye mawasiliano ya wazi na ufuatiliaji. Baada ya mkutano ni muhimu kujua maamuzi yaliofikiwa na hatua zinazofuata. Mkutano bila hitimisho au muktasari huniacha nikiwa na maswali na hupunguza ufanisi wake. Hivyo basi mkutano mzuri au pibu kwa muda wake bali kwa dhamani na mabadiliko chanya unayoleta.

Ndio, napenda sana kuchora na kupaka rangi, kwa sababu ni njia ya kipekee ya kuonyesha mawazo, hisia, na ubunifu wangu bila kutumia maneno mengi. Kila ninapochora au kupaka rangi, nahiisi kama ni naingia katika dunia yangu ya ndani, ambako hakuna mipaka, hakuna hukumu, na hakuna shinikizo. Ni wakati ambao akili yangu hutulia na moyo wangu hupata amani. Kuchora hunipa nafasi ya kueleza mambo ambayo, wakati mwingine si rahisi kuyaeleza kwa maneno. Kwa mfano, ninapokuwa na furaha, ninaweza kuchora picha ye zenye rangi ya ngafu kama njano, kijani, au bulu nyepesi. Ninapokuwa na huzuni au mawazo mengi, mara nyingi na chagua rangi za giza kama kawia au buluu zito. Hivyo, kila mchoro huwa kama kioo cha hali yangu ya kihisia kwa wakati huo ninapenda kuchora vitu mbalibali kulingana na hali na muskumo nilionao Wakati mwingine na chora manthari ya asili kama milima, mito, miti, bahari Kwa sababu hunikumbusha uzuri wa dunia na kunifanya niheshimu mazingira nyakati nyingine mimi na chora watu, hasa uso zao kwa sababu sura za watu zinaweza kuonyesha hisia nyingi kama furaha, hasira, mshangao au huzuni. Kupitia kuchora nyuso, nimejifunza kuangalia watu kwa makini zaidi na kuelewa hisia zao. Kupaka rangi, kuna nifuraisha zaidi kwa sababu ya uhuru ninaoupata wa kuchanganya rangi. Ninapo changanya rangi tofauti na kupata rangi mpya nahisi kama ninafanya majaribio ya kisayansi ya kisanii. Wakati mwingine matokeo hayawi kama nilivyo tarajia. Lakini hilo hunifundisha kuwa makosa nisehemu ya kujifunza. Kupitia sanaa nimejifunza kuwa si lazima kila kitu kiwe kamili ili kiwe kizuri. Kuchora na kupaka rangi pia kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, nikikaa chini na karatasi, penseli au rangi, mawanzo yote mazito huanza kupungua taratibu. Ninasahau shida za muda na kuzigatia kile ninachokifanya kwa wakati huo. Hii hunisaidia kupumzika kiakili na hata kimwili. Zaidi ya hayo sanaa imenifundisha uvumilivu na nidhamu kuchora mchoro mzuri kuna hitaji muda, subira na umakini. Sio kila kitu huenda sawa mara ya kwanza. Na wakati mwingine nalazimika kuanza upya ili unifundisha kutokata tamaa haraka. Manake sio katika sanaa bali pia katika maisha ya kila siku. Hivyo basi kwa ujumla napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Ni njia ya kujieleza, kujifunza, kupumzika na kujijua zaidi. Ata kama sitakua mchoraji maarufu, dhamani ya sanaa kwangu. Iko katika furaha, utulivu na uhuru ninaoupata kila ninaposhika penseli au brashi ya rangi. Hivyo basi, kwangu kuchora si burudani tu, bali ni lugha ya moyo wangu. Hivyo basi mimi na wahimiza, pia watu marafiki wenzangu pia waweze kuendelea kuchora, manake kuchora ndio kuna tuwezesha kutoa mawazo tulionayo.

Mimi, ninajikinga na jua kali kwa jia mbalibali kwa sababu ninaelewa kuwa jua igawa ni muhimu kwa maisha linaweza kuwa na madhara makubwa kwa hafya ya mwili na ngozi, ikiwa atutachukua tahadhali. Jua kali linaweza kusababisha kuchoma ngozi, kuzeeka mapema, maumifu ya kichwa, uchofu, na ata magojwa ya ngozi endapo mtu ataathirika mara kwa mara bila kinga. Diyo maana kujikinga na jua ni jambo la muhimu sana katika maishi ya kila siku. Kwanza kabisa ninajikinga na jua kali kwa kufaa mafazi yanayofaa. Ninapochagua nguo za kuvaa napendelea zile zenye rangi nyepesi kama nyeupe, frimu au rangi afifu kwa sababu azifuti joto kwa kiwango kikubwa kama rangi nyeusi. Pia hufaa mimi huvaa nguo zenye mikono mirefu na suruari ndefu asa ninapojua nitakuwa nje kwa mda murefu. Ingawa watu wengi udhani nguo ndefu uongeza joto, ukweli ni kwamba ulinda ngozi dhidi ya mihale ya moja kwa moja ya jua. Pili mimi hutumia kofia au miwani ya jua. Kofia unisaidia kulinda kichwa na huso dhidi ya jua kali. Asa wakatu wa mchana ambapo, jua kali, jua hua kali zaidi. Kofia pana hunisaidia pia kulinda masikio na shingo. Sehemu ambazo mara nyingi usahaulika, lakini huadhirika sana na jua. Miwani ya jua hulinda macho yangu dhidi ya muaga mkali ambao unaweza kuaribu macho au kusababisha maumifu ya kichwa. Njia nyingine muimu ninayotumia ni kupaka rangi, kupaka krimu ya kujikinga na jua, maarufu kama sunscreen. Kabla ya kutoka nje, asa wakatu wa mchana, mimi napaka krimu hiyo kwenye ngozi, kwenye ngozi yangu ili kupunguza mandhara ya miozi ya jua. Krimu hii usaidia kuzuia gozi kuchomwa, kubadilika rangi na kuharibiwa kwa mda mrefu. Ninaakikisha napaka krimu tena baada ya mda fulani, asa ikiwa nimetokwa na jasho h hau kuoga. Vile vile mimi ujitahidi kuepuka kukaa juani kwa mda murefu bila sababu maalum. Ikiwezekana napendelea kukaa kwenye kifuli cha miti, majengo au kutumia miafuli. Kuanzia saa sita mchana hadi saa tisa halasiri, jua hua kali zaidi. Hivyo najaribu kupunguza shughli za nje wakati huo. Ikiwa lazima nifanye kazi hinje, mimi ujitahidi kuchukua mapumziko mara kwa mara, ili kupunguza athari za jua. Pia kunywa maji mengi na ni jia nyingine muimu ninayotumia kujikinga na mathara ya jua kali. Jua kali husababisha mwili kupoteza maji kwa haraka kupitia jasho. Kukunywa maji ya kutosha, ninasaidia mwili wangu kuthibiti joto na kuepuka upunguvu wa maji mwilini. Wakati mwingine, mimi hunywa juisi za asili au maji ya nazi ambapo ambayo usaidia kurejesha nguvu. Zaidi ya hayo, mimi ninajali sana gozi yangu baada ya kutoka juani. Mimi huoga kwa maji ya kwawaida na kutumia mafuta ili kulainisha gozi. Hii usaidia kurejesha unyefu wa ngozi na kupunguza mathara yoyote yanayoweza kusababishwa na jua. Hivyo basi mimi najikinga na jua kali na iyo ni natumia mafazi sahihi kama vile kofia, miwani na pia krimi ya jua nanywa maji ya kutosha na kuepuka jua kali inapowezekana. Ninaweza kulinda hafya yangu na kuendelea na shughli zangu bila mathara jua ni muimu kwa maisha lakini tahadhari ni muimu zaidi ili tuendelea kuwa na hafya jema.

Kama ningetaja kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi, ningetumia mfano wa kampuni ambazo. Sio tu zina ushawishi mkubwa duniani, bali pia zinaonyesha ubunifu, utulifu na biashara. Ni muhimu kwa watu na umuhimu kwa watumiaji wengi. Mimi nitajadili kwa kina kampuni kadhaa kubwa kama vile Apple, Microsoft, Google, Amazon na jingine. Na niweze kueleza kwa nini nina imani nazo na pamoja na changamoto zao. Kwanza kabisa tunaanza na kampuni ya Apple. Hii yambayo ikona ubunifu wa bidhaa na uwezo wa mtumiaje. Imekua ikiongoza sekta ya teknolojia kwa miaka mingi kupitia ubunifu wa bidhaa kama iPhone, MacBook na iPad na huduma kama app Store na iCloud. Hapo ina sifa kubwa kwa muundo mzuri wa bidhaa, urahisi wa matumizi na usalama wao. Watumiaji wengi wanaiamini kwa sababu bidhaa zao mara nyingi zinafanya kazi vizuri pamoja na wanatoa huduma ya msaada kwa wateja msaada wa wateja kwa kiwango kizuri. Apple pia imedhibitisha kuwa inajali mazigira na jamii kwa kufuata sera za kupunguza uzalishaji wa kaboni. Hata hivyo, changamoto ni kwamba baadhi ya teknolojia mpya kama akilibandia imekuwa ikichukulia muda kabla ya kutumika vizuri kwenye bidhaa zao ikilinganishwa na kampuni nyingine kama Google. Pia kampuni ya pili ambayo ningeweza kuiongelelea na kuzungumza ni Microsoft. Microsoft ni kampuni ninayoiamini kwa sababu ina uzoefu mkubwa katika huduma mbalimbali za kiteknolojia. Hasa katika mfumo wa Windows ambao unatumika na mamilioni ya kompyuta duniani. Pia Office 365 ambayo ni kifurishi cha programu muhimu kwa kazi za ofisini shule na biashara huduma za wingu kama azure inayotoa huduma za kuhifadhi data, programu na huduma za biashara kwa kampuni kubwa na ndogo Microsoft pia imepewa hadhi kama mojawapp ya kampuni bora duniani kwa utendaji bora na ustawi wa wafanyikazi wake Hii inafanya niwe chaguo la kuaminika kwa watu wanaotengemea teknolojia katika maisha yao ya kila siku Pia Google ambayo ni kampuni. Alphabet Google ni kampuni ya Google. Mama yake ni Google ni kampuni ninayoiamini kwa sababu ina adhari kubwa sana duniani kwa teknolojia ya utafutaji na huduma zingine. Google ndiyo engine kuu ya utafutaji mtandaoni duniani na huduma zake kama YouTube na Gmail zinatumika na mamilioni ya watu kila siku. Kampuni hii inafanya kazi kubwa katika utafiti wa akili bandia na huduma za wingu kama Google Cloud. Kufikia hivi karibuni Alphabet imepanda thamani yake sokoni na kushindana vikali na kampuni nyingine kama Apple. Kwa watu wengi, Google ni rahisi kuamini kwa sababu huduma zake ni muhimu na zinapatikana kwa urahisi kwa watumiaji kote duniani. Pia kampuni ya Amazon. Ee, Amazon ni kampuni ninayoiamini kwa sababu ya namna ilivyobadilisha biashara ya mtandaoni na huduma za wingu. Inatoa huduma ya uthibitisho na utoaji wa bidhaa haraka. Kwa watumiaji wengi duniani, Amazon pia ni moja ya huduma kubwa zaidi za wingu zinazotumika na makampuni mengi duniani kote ili kuhifadhi data na kuendesha programu. Ingawa, Amazon haija nakili bidhaa zao katika kila wakati kama kampuni nyingine ina umuhimu mkubwa kwenye teknolojia ya wingu na biashara ya mtandaoni.

Kiongozi mzuri ni mtu mwenye uwezo wa kuwaongoza wengine kwa njia chanya ili kufikia malengo ya pamoja. Uwongozi sii cheo au mamlaka pekee, bali ni wajibu unaoitaji tabia, madili na uwezo maalumu. Ili kiongozi awe bora na kuaminika, lazima awe na sifa kadhaa muimu zinazo mtofautisha na wengine. Sifa hizi humsaidia kujenga imani, motisha na mshikamano miongoni mwa wale anao waongoza. Kwanza, kiongozi mzuri lazima awe na uadilifu. Huadilifu ni msingi wa huongozi bora kwa sababu watu umwamini kiongozi anayeonyesha ukweli, akili na uwajibikaji. Kiongozi mwadilifu afanyi maamuzi kwa masila ibinamsi bali kwa manufa ya wote. Anapo kosea, yeye hubali makosa yake na kujifunza kutokana nayo. Hii huwafanya watu wake wajisikie salama na kueshimiwa. Pili mawasiliano mazuri ni sifa muhimu sana. Kiongozi mzuri lazima aweze kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima. Hii ina usisha kusikiliza mawazo na maoni ya wengine. Sii kutowa maagizo tu. Mawasiliano mazuri huondoa migogoro, ujenga uwelewano na husaidia kila mtu kuwelewa malengo na majukumu yake. Kiongozi anayesikiliza ujenga uwaminifu na ushirikiana. Sifa nyingine muhimu ni uwezo wa kufanya maamuzi. Kiongozi maro nyingi hukutana na halingumu zinazohitaji maamuzi ya haraka na sahihi. Kiongozi mzuri ufanya maamuzi kwa busara, akizingatia tarifa sahihi, maoni ya wengine, na adhari za mda murefu. Pia uwe tayari kubadilika pale inapobidi ikiwa anaona uwamuzi wake hauleti matokeo mazuri. Unyenye kevu ni sifa ambayo mara nyingi upuuzwa lakini ni muhimu sana. Kiongozi mzuri ajioni bora kuliko wengine. Utambua kuwa mafanikio ya natokana na juhudi za pamoja. Unyenyekevu humsaidia kiongozi kukubali ushauri, kujifunza kutoka kwa wengine na kuwa thamini wale anao waongoza. Yeye hujenga mazigira ya heshma na mshikamano. Aidha, kiongozi mzuri lazima awe na maono. Maono humwezesha kiongozi kuona mbele na kuwaongoza wengine kuelekea mstakabali bora. Kiongozi mwenye maono huweka malengo yaliyo wazi na huwapa watu wake mwelekeo. Maono huwapa watu matumaini, motisha na sababu ya kufanya kazi kwa bidii. Huruma na uwelewa pia ni sifa muhimu kwa uongozi mzuri. Kiongozi anae jali hali ya wengine ujenga usiano mzuri na watu wake. Utambua changamoto wanazopitia na hujaribu kuwasaidia pale inapowezekana. Huruma uongeza motisha na kufanya watu wajisikia wakuthaminiwa. Zaidi ya ayo, kiongozi mzuri lazima awe na nidhamu na uwajibikaji. Nidhamu humsaidia kiongozi kuwa mfano mzuri kwa wengine. Huku wajibikaji ukimfanya mtu hawe, yeye hawe tayari kuwajibika kwa matendo na maamuzi yake. Kiongozi anaye wajibika huwa amasisha wengine kuwajibika pia. Hivyo kwa ujumla kiongozi mzuri ni yule mwenye uadilifu. Mawasiliano mazuri uwezo wa kufanya maamuzi, unyenyekevu, maono, uruma, nidhamu na wajibikaji. Sifa hizi umwezesha kuongoza kwa hekma, kujenga imani na kuleta mabadiliko chanya katika jamii au taasisi anayo hudumia.

Mimi ni mtu wa kuwai na ninaamini kuwa kuwai ni tabia muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kuwai haku maanishi tu kufika mapema, mbali pia ni hishara ya nidhamu, uwajibikaji na heshima kwa watu wengine. Kwa maoni yangu, mtu hanaye wai uonyeshe kuwa anathamini muda wake na wa wengine. Jambo hambalo hujenga himani na mausiano mazuri kazini. Shuleni na katika jamii kwa hujumla Kuwai hunisaidia kupanga siku yangu vizuri Ninapo wai kuamuka hasubui Ninapo wai ni mimi na amuka hasubui Napata muda wa kujiandaa mapema bila haraka, na weza kupanga kazi yangu kuandaa maitaji yangu na hata kutenga munda na kutafakari au kusali Hii hunifa hutulifu wa akili na hunifanya nianze siku nikiwa na nguvu na mwelekeo zaidi. Kinyume chake kuchelewa husababisha haraka Musongo wa mawazo na mara nyingi husababisha makosa ya siyo ya lazima Kuwai pia hunisaidia kuwa na ufanisi katika kazi au masomo Ninapofika mapema kazini au shuleni Napata nafasi ya kuwandaa fifaa fyangu kukagua majukumu ya siku kukagua majukumu ya siku iyo, na kujiweka tayari kisaikolojia Hii unifanya nifanye kazi kwa umakini zaidi na kwa ubora zaidi. Haidha kuwai hunifanya niwe mfano mzuri kwa wengine asa kwa wale ninaofanya nao kazi au ninao waongoza sababu nyingine inayofanya niwe mtu wa kuwai, ni heshima kwa wengine Ninapo fika mapema kwenye miadi mikutano hau hafla Iyo huonyesha kuwa nina wajali watu nilio kumbalia nao. Kuchelewa mara kwa mara kunaweza kuwafanya wengine wajisikie kutodhaminiwa au kutharauliwa Kwa kuwai na akikisha mausiano yangu yanabaki kuwa mazuri na yenye heshma Hata hivyo ninatambua kuwa kuwai kunaitaji nidhamu na mipango mizuri. Ili kuepuka kuchelewa mimi ujitahidi kupanga ratiba yangu mapema. Ninaakikisha ninafahamu muda wa safari ali ya barabara au mazingira. Na mimi huondoka mapema ili kujiandaa na changamoto zisizo tarajiwa kama foleni au mambadiliko ya ghafla. Hii unisaidia kuthibiti muda wangu kufanisi zaidi. Ingawa ni mtu wakuwai sitakataa kuwa kuna nyakati chache ambazo mtu anaweza kuchelewa kutokana na sababu zisiso epuka kama dharula, ungojwa au matatizo ya usafiri. Katika hali kama hizo, najitaidi kutuwa tarifa mapema na kuomba radhi. Kwa kufanya hivo, mimi huonyesha uwajibikaji na heshma ata pale mambo ya napo kwenda tofauti na mipango. Kuwai pia kumechangia maendeleo yangu binafsi, nimejifunza kuwa mda ni rasilimari muhimu, isio rudi tena. Kila dakika ni kiitumia vizuri, unisongeza karibu zaidi na malengo yangu. Tabia ya kuwai imenisaidia kuwa na nidhamu, katika mambo mengine, kama kupanga fedha, kutimiza majukumu kwa wakati na kuheshimu mipaka ya watu wengine. Hivyo basi kwa ujumla mimi ni mtu wa kuwai kwa sababu ninaamini kuwa kuwai ulete utulifu, ufanisi na heshima. Ingawa si kila wakati mambo uenda kama tulivyo panga, juhudi za kuwai uonyesha tabia jema na uwajibikaji. Kwangu kuwai si mzingo, bali ni utamaduni unawo ni saidia kuishi maisha yalio na mpangilio na mafanikio.

Shughuli yangu ninayoipenda zaidi ni kusoma vitabu kwa sababu hunipa maarifa, burudani na hunisaidia kukuza mawazo yangu kwa njia chanya. Kusoma si shughuli za kujaza muda tu, bali ni safari ya kiakili na kihisia inayonipeleka katika dunia tofauti. Kunifundisha mambo mapya na kunisaidia kujitambua zaidi, kila ninapofungua kitabu mimi najihisi kama nafungua mlango wa elimu na uzoefu mpya. Kwanza kabisa napenda kusoma kwa sababu huniongeza maarifa. Kupitia vitabu nimejifunza mambo mengi kuhusu historia, sayansi, jamii, uongozi na maisha kwa ujumla. Vitabu hunipa nafasi ya kujifunza kwa kina zaidi kuliko kusikia habari kwa juu juu. Ninapokutana nawazo jipya au neno jipya. Iyo hunichochea kufanya utafiti zaidi na kupanua uelewa wangu. Hii hunisaidia kuwa mtu mwenye fikra pana na uwezo wa kuchambua mambo kwa makini. Pili kusoma hunisaidia kukuza lugha na mawasiliano. Kadri ninavyosoma vitabu vingi, ndivyo msamiati wangu unavyoongezeka na uwezo wangu wakuzungumza au kuandika unaboreshwa. Hii inafaida kubwa katika masomo, kazi na hata katika mawasiliano ya kila siku. Kusoma kunanifundisha namna ya kupanga mawazo yangu vizuri na kuyawasilisha kwa ufasa na heshima. Sababu nyingine inayofanya nipende kusoma ni kwamba unipa utulivu wa akili. Wakati mwingine maisha huwa na changamoto na msongo wa mawazo. Ninapochukua kitabu na kuanza kusoma. Mimi husahau kwa mda matatizo yangu na kuzigatia yaliyomo kwenye kitabu. Hii hunisaidia kupumzika kiakili na kupata faraja. Kusoma ni kama tiba ya akili kwangu. Manake hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye matumaini. Pia napenda kusoma kwa sababu ni chanzo cha burudani. Riwaya na hadithi hunipeleka katika ulimwengu wakubuni ulioja wahusika. Matukio na mafunzo. Hadithi hunifanya nicheke ni huzunike. Au nifikirie kwa kina kuhusu maisha. Kupitia wa usika wa vitabu. Mimi hujifunza maadili kama uvumilivu. Ujasiri, uaminifu na upendo burudani hii ni ya kipekee kwa sababu huchanganya mara, uchanganya furaha na elimu kwa wakati mmoja Zaidi ya hayo kusoma hunisaidia kujijenga kimaadili na kimaamuzi vitabu vingi vina mafudisho yanayonisaidia kutafakari kuhusu maamuzi ninayofanya katika maisha Ninapokutana na changamoto mara nyingi hukumbuka mafunzo niliopata kupitia kusoma. Hii hunisaidia kufanya maamuzi kwa busara kwa kuangalia mambo kwa mtazamo mpana. Ninapenda pia kusoma kwa sababu nishughuli isiyohitaji gharama kubwa wala maandalizi mengi. Ninaweza kusoma nyumbani, shuleni, maktaba au hata nikiwa safarini. Kitabu vinatosha kunipa furaha na manufaa makubwa. Katika ulimwenguu wa sasa wa teknolojia ninaweza pia kusoma vitabu vya mtandaoni jambo linalofanya kusoma kuwa rahisi zaidi kwa ujumla mimi nasoma vitabu nanishughuli ninayoipenda sana kwa sababu inanijenga kielimu, kimaadili na kihisia. Hunipa maarifa, burudani, utulivu na mwelekeo mzuri wa maisha kwangu kusoma ni muhimu katika maisha yangu na inachangia kukuwa na kufanikiwa kila siku.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Hasa chai ya maziwa iliyopiko kwa mtindo wakawaida wa nyambani. Chai ni kinywaji ambacho kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Si kwa sababu ya radha yake tu, bali pia kwa sababu ya maana na hisia inazonipa. Kila ninapokunywa chai na hisi utulivu, faraja na kama vile nimeunganishwa na utamanduni na kumbukumbu nyingi za maisha. Waza kabisa napenda chai kwa sababu ya radha yake ya kipeke. Mchanganyiko wa majani ya chai, maziwa na sukari, huleta radhha laini na yenye kuvutia. Wakati mwingine huongezwa tangawizi au iliki, ambavyo huifanya chai iwe na harufu zuri na radha ya kipekee zaidi. Chai ya aina hii hunipa joto mwilini na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu asa asubui au wakatu wa baridi. Chai pia nikinywaji kinachonipa nguvu na umakini. Ninapo kunywa chai asubui, mimi hunisaidia kuamuka vizuri na kanza siku nikiwa na nguvu. Kiasi kindogo cha kafeini kilichopo kwenye chai hunifanya niwe macho na mwenye umakini bila kunifanya nijisikie wasiwasi au kuchoka haraka. Hii hunisaidia sana katika masomo, kazi au shuguli zinazoitaji kufikiri kwa makini. Sababu nyingine inayofanya nipenda chai ni kwamba inamaana ya kijamii. Katika jamii nyingi, kunywa chai siswala la kiu tu, bali ni fursa ya kukaa pamoja, kuzungumza na kujenga mahusiana. Wakati wa chai, watu hukaa pamoja, hubadilishana mawazo, vicheko na hata ushauri. Kwangu chai inawakilisha umoja, ukarimu na mawasiliano mazuri kati ya watu. Pia napenda chai kwa sababu ni rahisi kuandaa na kupatikana. Hahitaji maandalizi mangumu walai vifaa vya gharama kubwa majani ya chai maziwa na maji vinatosha kuandaa kikombe kizuri cha chai Hii hufanya chai iwe kinywaji kinachofaa kwa watu warika na hali zote za maisha Aidha chai inaweza kunywewa wakatu wowote wa siku asubuhi mchana au jioni Zaidi ya hayo chai inafaida za kiafia chai husaidia mmengenyo wa chakula, huondua uchovu na huupa mwili joto. Ikiwa hume imeandaliwa kwa kiasi sahihi cha sukari, inaweza kuwa kinywaji chenye afya. Chai ya tangawizi au ya limau pia husaidia wakati wa mafua au baridi. Jambo linaloifanya chai iwe kinywaji cha msaada kwa hafia. Ninapenda pia ukweli kwamba chai inaweza kubadilishwa kuligana na ladha ya mtu. Mtu anaweza kunywa chai, yenye maziwa mengi, chakula sukari kidogo na hata chai ya majani bila maziwa. Uwezo huu wakubadilika hunifanya niipende zaidi kwa sababu kila mtu anaweza kuipika au kuinwa kwa namna anayoipenda. Hivyo basi kwa ujumla, chai ni kinywaji ninachokipenda zaidi kwa sababu hunipa ladha zuri, nguvu, utulivu na maana ya kijami. Ni kinywaji kinachonifanya, nijisikiea nyumbani, popote nilipo, kwangu chai si kinywaji chakawaida tu, mbali ni sehemu ya maisha yangu, ya kila siku inayobeba faraja, kubukumbo, furaha. Kwa hivyo basi watu wakunywe chai, chai mimi nakipenda sana, asa ni napokinyo na mkate, wakati waasubui na naongezea pia mayayo, chai hiyo huwa zuri sana.

Ndiyo, mimi napenda sana kuangalia nyota kwa sababu ni shuguli inayonipa utulifu wa akili. Mshangao, na kunifanya nitafakari kwa kina, kuhusu maisha na ulimwengu. Kuangalia nyota usiku ni jambo linalolifanya, nijisikie mdogo bele ya ukubwa wa dunia. Lakini pia, nijisikie kuwa sehemu muhimu ya ulimwengu huumkubwa. Ni wakati ambao unitoa katika shuguli za kila siku. Na kunipeleka kwenye mawazo ya kina na hamani ya moyo. Kwanza kabisa napenda kuangalia nyota kwa sababu unipa utulifu na hamani ya kiakili. Usiku unapokuwa kimya, anga linapokuwa safi na nyota zinaonekana kung'aa, mimi nahisi mawazo yangu yote mazito yanapungua. Kuangalia nyota unifanya nipumzike kisaikolojia na kihisia. Ni kama aina ya tafakari ya asili, ambapo akili utulia na moyo upata faraja. Pili kuangalia nyota hunichochea kutafakari kuhusu maisha. Ninapoona nyota zisizohesabika angani, mimi huanza kufikiria kuhusu asili ya ulimwengu maisha ya binadamu na nafasi yangu katika ndunia. Jambo ili unifanya nitwmbue kuwa changamoto ninazokutana nazo ni dogo ikilinganisha na ukubwa wa ulimwengu. Mawazo haya unipa nguvu ya kukambiliana na matatizo kwa mtanzamo mpana. Sababu nyingine inayofanya nipende kuangalia nyota ni uzuri wa asili. Nyota zinapong'aa angani hasa katika maeneo yasio na mwanga mwingi wa umeme uonekana kuwa uzuri wa kipekee. Wakati mwingine mimi uweza kuona nyota au mwezi uking'aa pamoja na nyota. Madhari hii unifanya niheshimu na kuthamini asili na uumbaji wa Mungu. Kuangalia nyota pia hunipa hamu ya kujifunza uamusha udadizi wangu kuhusu sayanzi, anga na sayari. Ninapokuwa na nafasi mimi upenda kusoma au kujifunza kuhuzu majina ya nyota, sayari na jinsi ulimwengu unafyo fanya kazi. Hii, unifanya nitambue kuwa bado kuna mambo mengi ya kujifunza na kungudua katika ndunia hii Aidha kuangalia nyota ni shuguli ambayo unipafaraja ya kihisia Wakati mingine ninapo kuwa na huzuni au mawazo mengi Kutanzama anga la usiku unifanya Hii, unifanya nitambue kuwa bado kuna mambo mengi ya kujifunza na kungudua katika ndunia hii nyota unifundisha kuwa hata katika ngiza kuna mwanga unaong'aa Napenda pia kuangalia nyota kwa sababu Nishuguli rahisi na hisiyo ya garama Haitaji vifaa maalum. Macho tu na muda kidogo inatosha Naweza kuangalia nyota nikiwa nyumbani, kijijini au hata nikiwa safarini urahisi huu unifanya nifurahie zaidi kwasababu inaweza kufanywa na mtu yoyote Wakati wowote usiku unapofaa Zaidi ya hayo kuangalia nyota unisaidia kuunganika na kumbukumbu Unirudisha kwenye nyakati za utotoni nilipokuwa nikikaa nje usiku na kuangalia anga pamoja na familia au marafiki kumbukumbu hizi unipa furaha na hisia za shukrani. Hivyo basi mimi napenda kuangalia nyota kwasababu unipa utulifu, mafunzo, matumaini na mshangao ni shuguli inayonikumbusha uzuri wa ulimwengu na kunifanya nidhamini maisha kwa mtazamo mpana zaidi Kwangu kuangalia nyota si burudani tu, bali ni njia ya kutafakari, kupumzika na kujifunza kila wakati.

Somo, somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia Kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha kwa kina na kunionyesha namna viumbe hai wanavyoishi kukua na kuingiliana na mazigira yao Biolojia ni somo linalo nifutia sana Kwa sababu lina usisha mwili wa binadamu mimea, wanyama na hata viumbe vidogo ambavyo macho hayawezi kuona Kupitia biolojia mimejifunza kuthamini uwai na kuelewa kuwa kila kiumbe ina nafasi yake katika dunia. Kwanza kabisa mimi napenda biolojia kwa sababu inahusu maisha alisi ya kila siku. Kila kitu tunachokiona au kukiguza kinahusiana na biolojia. Kuanzia kupumua, kula, kukua, hadi kuungua na kupona yote yanaelezwa na biolojia. Kujifunza jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi kama vile mfumo wa damu, mfumo wa chakula na mfumo wanafa. Unifanya ni utunze mwili wangu vizuri zaidi na kuonyesha kufanya maamuzi sahii kuhusu afya yangu. Biolojia pia inanifutia kwa sababu unifundisha kuhusu mazigira na huifaji wa asili. Kupitia somo hii nimeelewa umuhimu wa mimea kufanya wanyama na mazingira kwa ujumla. Biologia unifundisha jinsi viumbe vinavyo tengemeana na jinsi huaribifu mazigira unavyoweza kuadhiri maisha ya binadamu na viumbe wengine. Maarifa haya unifanya ni heshimu mazigira na kutukua atua ndogo ndogo za kuyaifadhi. Kama kupanda miti na kuepuka uchafuzi wa mazigira sababu nyingine inayofanya nipende biolojia ni udadisi unaoamushwa na somo ile Kuna mambo mengi ya kushangaza katika biolojia kama vile jinsi seli vinayogawanyika jinsi jeni zinavyo ridhishwa kutoka kwa wazazi kuenda kwa watoto na jinsi mwili unafyo pambana na mangojwa mambo haya unifanya niwe na amu ya kujifunza zaidi na kuuliza maswali. Biolojia unifundisha kufikiri kwa kina na kisayansi. Biolojia pia unifutia kwa sababu ina mausiano ya moja kwa moja na taaluma za badaya. Taaluma kama udaktari, uunguzi, farmasia, utafiti wa sayansi, kilimo na uhifadhi wa mazigira zote zinatengemea biolojia. Hii unifanya nione biolojia kama somo lenye dhamani kubwa kwa maisha ya badae na maendeleo ya jamii. Zaidi ya hayo, biolojia unifundisha maadili ya huruma na uwajibikaji. Kujifunza kuhusu maisha unifanya nitambue dhamani ya kila kiumbe hayo. Hii unifanya niwe na huruma kwa wanyama, mimea na ata watu wengine. Pia hunifundisha kuwa na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za asili ili vizazi vijavyo navyo fifaidike. Napenda pia biolojia kwa sababu ya njia ya kufundishwa kwake. Mara nyingi ujumuisha majaribio, uchunguzi na kazi za vitendo. Hii hunifanya nijifunze kwa kuona na kufanya. Si kusoma tu vitabuni. Kujifunza kwa vitendo unifanya nikumbuke masomo kwa urahisi na kuyaelewa vizuri zaidi. Ujumla biolojia ni somo la salansi ninalolipenda kwa sababu unipa kuelewa wa maisha. Uniamsha, kudadisi, unifundisha kueshimu mazigira na unifungulia milango ya fursa nyingi za baadae. Kwangu, biolojia sio somo la darasani tu, bali ni somo la maisha linalo nisaidia kuishi kwa ufahamu, uwajibikaji na shukurani.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ninalofanya ni kujipanga na kujiandaa kisaikolojia. Kwanzia mwazo mzuri wa kazi ni hatua muhimu sana kwa sababu huamua mwelekeo wa siku nzima. Ninapoanza kazi bila mpangilio mara nyingi huwa rahisi kuchanganyikiwa au kupoteza muda. Ndiyo maana hatua ya kwanza ni kuhakikisha akili yangu ikotayari na mazigira ya kazi ya mekaa sawa. Kwanza kabisa ninahakikisha mazingira ya kazi yako safi na yamepangwa Ninapofika kazini au mahali ninapofanyia kazi mimi hupanga dawati langu, vifaa na nyaraka muhimu Kwa kuwa na mazigira safi hunisaidia kuzingatia kazi kwa urahisi na kupunguza usumbufu Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye motisha na wa kuanza majukumu yangu. Baada ya hapo, mimi huchukua muda mfupi kupitia ratiba ya siku, huangalia kazi nilizopanga, kufanya, mikutano iliopangwa na malengo ninayotaka kufikia siku iyo. Hii hunisaidia kujua vipaumbele vyangu na kupanga muda vizuri. Kwa kufanya hivi, kwa kufanya hivi mapema, naepuka kufanya mambu kwa haraka au kusahau majukumu muhimu. Hatua nyingine muhimu ninayofanya ni kuweka malengo madogo ya siku. Badala ya kufikiria kazi zote kwa ujumla, huigawa katika semu dogo dogo zinazoweza kutekelezeka. Kila ninapokamilisha lengo moja, mimi hupata amasa ya kuendelea na kazi nyingine. NJia hii hunisaidia kuongeza ufanisi na kupunguza uchofu wa akili. Pia mimi huanza kwa kazi ilio muhimu zaidi au ngumu zaidi. Mara nyingi asubuhi, akili huwa bado safi na yenye nguvu. Hivyo ni wakati mzuri wa kushughulikia kazi ni nazohitaji umakini mkubwa. Kwa kufanya kazi ngumu mapema, ninajisikia mwepesi baadae na huwa na muda wa kushughulikia kazi dogo au rahisi zaidi. Kabla ya kuanza kazi rasmi, ninajitahidi pia kupitia mawasiliano muhimu kama barua pepe au ujumbe wa kikazi. Hii hunisaidia kujua kama kuna mabadiliko yoyote ya haraka au maigizo mapya yanayohitaji kushughulikiwa mapema. Hata hivyo, mimi hujitaidi kutopoteza muda mwingi kwenye mawasiliano yasiyo ya lazima ili nisiadhiri ratiba yangu. Zaidi ya hayo ninajali hali yangu ya mwili na akili. Ikiwa inawezekana, mimi huchukua dakika chache kufanya mazoezi nyepesi ya kunyoosha mwili au kupumua kwa kina. Hii hunisaidia kuamsha mwili, kupunguza uchofu na kujiandaa kwa kazi ya siku nzima. Pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuanza kazi nikiwa na mtazamo chanya Ninapendelea pia kuanza kazi kwa mtazamo wa uajibikaji na nidhamu Mimi hujiambia kuwa kila ninapofanya, kila kazi ninayoifanya inamchango wake Hata ikiwa nidogo, mtazamo huu hunisaidia kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu bila kusukumwa na msimamizi pekee. Hivyo basi kwa ujumla, mimi ninapoanza kazi huanza kwa kujipanga, kupanga mazingira, kupitia ratiba, kuweka malengo na kuanza kazi na kazi ambazo ni muhimu zaidi. Njia hii hunisaidia kuwa na ufanisi, utulivu wa akili na tija katika kazi zangu. Kwanzia kazi kwa mpangilio mzuri ni msingi wa mafanikio ya siku nzima na hufanya wakati kuwa rahisi na yenye kuridisha.

Ndio, mimi napenda sana kutembea msituni Kwasababu ni shuguli inayonipa utulivu wa akili afya ya mwili na uhusiano wa karibu na mazingira ya asili kutembea msituni hunifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye furaha mbali na kelele na msongwa wa maisha ya kila siku ni wakati ambao hunisaidia kupumzika kutafakari na kujijenga kimwili na kiakili Kwanza kabisa napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa amani ya akili. Msitu mara nyingi huwa kimya ispokuwa sauti ya ndege. Upepo unapopuliza kwenye majani au wanyama wadogo wanaopita. Sauti hizi za hasili hunisaidia kutulia na kuondoa mawazo mengi yanayo jitokeza katika maisha ya kila siku. Ninapo kuwa msituni nahisi kama mawazo yangu yanatulia na moyo wangu unapata faraja ya kipekee Pili kutembea msituni hunisaidia kuboresha afya ya mwili. Kutembea ni aina ya mazoezi mepesi lakini yenye manufaa makubwa. Ninapo pita kwenye njia za msituni mwili wangu hufanya kazi kwa namna ya asili. Ni kipumua hewa safi yenye oksijeni nyingi Hii husaidia kuimarisha mapafu, moyo na misuli ya mwili Haitha kutembea msituni hunisaidia kudumisha uzito mzuri na kuongeza nguvu za mwili sababu nyingine inayofanya nipende kutembea msituni ni kujifunza na kugundua mambo mapya Msitu umeja mimea na wanyama wa aina mbalimbali Wakati natembea napenda kuangalia miti tofauti, maua, wadudu na ndege, hii unifanya ni jifunze kuhusu, mazingira na umuhimu wa kila kiumbe katika mfume wa ekolojia. Mimi kutembea msituni unifanya ni dhamini, zaidi, asili na kuona kwa macho yangu uzuri wa uubanji. Kutembea msituni pia hunipa nafasi ya kutafakari maisha. Wakati mwingine, mimi hutembea peke yangu ni kitumia mda huo kufikiria malengo yangu. Changamoto ni nazo kutana nazo na mipango ya badaya. Utulivu wa msitu hunisaidia kufikiria kwa kina bila usumbufu. Mara nyingi hutoka msituni nikiwa na mawazo mapya au suluhisho la jambo lililo nisumbua. Mimi pia napenda kutembea msituni kwa sababu unijenga hisia ya uwajibikaji kwa mazingira Ninapo kuwa karibu na asili, mimi hutambua umuhimu wa kuilinda hii hunifanya niwe makini zaidi katika kutunza mazigira kuepuka uchafuzi na kushiriki katika shuguli za uhifadhi wa mazigira kama kupanda miti au kusafisha maeneo ya asili Zaidi hayo kutembea msituni hunisaidia kuunganika na kumbu kumbu na utamaduni, unirudisha kwenye nyakati za utotoni au simulizi za waze kuhusu maisha ya jadi yaliyo kuwa karibu zaidi na asili. Hii hunifanya nijisikie nimeunganishwa na historia na urithi wa jamii. Kwa ujumla napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu, afya, elimu na hisia ya kuungana na asili. Ni shuguli inayoboresha maisha yangu kwa namna nyingi, kimwili, kiakili na kisia. Kwangu kutembea msituni si matembezi tu bali ni safari ya kujitambua, kujifunza na kupumzika katika uzuri wa mazigira ya asili.

Ndio mimi napenda kuvaa vivuli Kwa sababu ni mapambo ya nayaongeza uzuri kujiamini na kuonyesha mutindo wa mtu binafsi Ingawa vipurii ni vitu vidogo vina mchango mkubwa katika mu onekano wa jumla wa mtu Kwangu kuvaa vipuri ni swala la urembo tu Si swala la urembo tu mbali pia ni njia ya kujieleza na kuonyesha ladha yangu ya mitindo. Kwanza kabisa napenda kuvaa vipuri kwa sababu vina nifanya nijisikie nikiwa nadhifu na mukamili. Ninapo vaa nguo nzuri na kuongezea vipuli vinavyo lingana. Mimi huongeza mvuto na kufanya muonekano wangu uonekane wa kupendeza zaidi. Hata siku mbazo ni mevaa mavazi ya kawaida, vipuli vinaweza kubadilisha kabisa sura yangu na kunifanya nionekane nipo tayari kwa shuguli yoyote. Vipuli hunisaidia kuonyesha mtindo wangu binafsi. Kuna aina nyingi za vipuli vidogo, vikubwa, via mvirigo, via dhahabu, via fedha au via kisasa. Kila aina huwasilisha ujumbe tofauti. Wakati mwingine napendelea vipuli vidogo na vya kawaida vinavyo onyesha unyenyekevu. Hasa ninapokwenda kazini au shuleni nyakati nyingine napenda kuvaa vipuli vikubwa au vya kipekee Ninapo hudhuria sherehee au hafla maalumu Hii hunipa uhuru wa kubadilisha mtindo kulingana na tukio au hali ya hisia. Sababu nyingine inayo nifanya nipende vipuli ni kwa sababu vinaweza kuendana na utamaduni na mila. Katika jamii nyingi, vipuli ni sehemu ya utamaduni na historia. Watu wamekuwa wakivaa vipuli tangu zamani kama ishara ya urembo, adhi au utambulisho wa jamii. Kwa hiyo, ninapovaa vipuli nahisi kama ninaunganishwa na historia na tamaduni za watu wangu. Vipuli pia hunipa kujiamini zaidi. Ninapo jiona kwenye kioo nikiwa nimevaa vipuli, ninavyo vipenda, mimi hujisikia vizuri na kujidhamini zaidi. Kujiamini huku huonekana hata katika mienendo yangu. Namna ninavyo tembea, kuzungumza na kushirikiana na watu wengine. Wakati mtu anajisikia vizuri kuhusu muonekano wake, hiyo huadhiri pia hali ya ndani na mahusiano yake na wengine. Napenda pia vipuli kwa sababu haviitaji juhudi kubwa. Si lazima kuvaa mapambo mengi hili kuwonekana na dhifu. Vipuli peke yake vinaweza kutosha, zinaweza kutosha kuleta mabadiliko makubwa. Ni raisi kuvaa, raisi kuviondoa na vinaweza kuvaliwa kwa muda mfupi au murefu kulingana na mazingira. Hata hivyo mimi napendelea kuvaa vipuli kwa kiasi na busara Nina chagua vipuli visivyoleta usubufu au maumivu na vinavyoendana na mazingira niliopo Pia nina zingatia afya ya masikio yangu kwa kuhakikisha vipuli ni safi na salama hivi kuepuka maabukizi. Kwa ujumla napenda kufaa vipuli kwa sababu vinaongeza uzuri, kujiamini na kunipa nafasi ya kujieleza. Ni mapambo madogo lakini yenye maana kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwangu, vipuli si mapambo tu Bali ni sehemu ya mtindo, utamaduni na utu.

Kifaa chakit cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano, kazi, elimu, burudani, na hata kupanga maisha yangu. Kwa kifupi, simu ni kama msaidizi wangu wa karibu ambaye hunirahisishia mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa, simu ni muhimu kwangu kwa sababu ya mawasiliano. Kupitia simu, mimi naweza kuwasiliana na familia, marafiki, na watu wa karibu, wa kazi, na watu wa kazi wakati wowote na mahali popote. Ninaweza kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, au kutumia mitandao ya kijamii na programu za mawasiliano kama WhatsApp. Hii hunifanya nijisikie kuwa karibu na watu ninaowajali. Hata kama wako mbali nami. Mawasiliano ya haraka hunisaidia pia katika dharura au kupanga mipango muhimu. Pili, simu inanisaidia sana katika elimu na kujifunza. Kupitia simu, ninaweza kusoma makala, kutazama video za kielimu, kufanya utafiti, na hata kuhudhuria masomo ya mtandaoni. Kuna programu nyingi za kujifunza lugha, sayansi, hesabu, na masomo mengine ambayo hunisaidia kuongeza maarifa yangu. Simu hunifanya nipate elimu kwa urahisi bila kulazimika kuwa na vitabu vingi au kompyuta kila wakati. Sababu nyingine inayofanya nisiweze kuishi bila simu ni msaada wake katika kazi na majukumu ya kila siku. Simu hunisaidia kupanga ratiba, kuweka vikumbusho, kuandika maelezo muhimu, na kufuatilia majukumu yangu. Ninaweza kupokea barua pepe za kazi, kutuma taarifa, na hata kufanya mikutano ya mtandaoni kupitia simu. Hii huniongeza, huniongezea ufanisi na kunisaidia kutumia muda wangu vizuri. Simu pia ni muhimu katika kupata taarifa na habari. Kupitia simu naweza kusoma habari za ndani na za kimataifa. Kufuatilia hali ya hewa na kupata taarifa muhimu kwa wakati unaofaa. Kupata habari kwa haraka hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na kuwa mtu mwenye afahamu kinachoendelea duniani. Zaidi ya hayo, simu hunipa burudani na mapumziko. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, ninaweza kusikiliza muziki, kutazama filamu, kusoma vitabu vya mtandaoni, au kucheza michezo. Burudani hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupumzika kiakili. Simu hunifanya nipate burudani popote nilipo bila kuhitaji vifaa vingi. Simu pia inanisaidia katika huduma za kifedha na kijamii. Ninaweza kutumia simu kufanya malipo, kuhifadhi pesa, au kununua bidhaa mtandaoni. Hii hunirahisishia maisha kwa sababu sihitaji kubeba pesa taslimu kila wakati. Pia hunisaidia kuokoa muda na kuongeza usalama. Hata hivyo, ninatambua kuwa matumizi ya simu yanahitaji nidhamu na mipaka. Simu inaweza kuwa na madhara ikiwa itatumika kupita kiasi. Ndiyo maana hujitahidi kuitumia kwa busara ili isiathiri afya yangu, muda wangu, au mahusiano yangu na watu wengine. Kwa ujumla, simu ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila kwa sababu kinanirahisishia mawasiliano, elimu, kazi, burudani, na maisha kwa ujumla. Ni kifaa kinachochangia maendeleo yangu binafsi na kunifanya niisi niishi maisha ya kisasa kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi.

Sherehe ninayo ipenda zaidi ni sikukuu ya Christmas Kwa sababu ni wakati wafuraha upendo na umoja kati ya familia marafiki na jamii kwa hujumla Christmas si sherehe ya kawaida tu kwangu Bali ni kipindi cha kipekee Kinacho nifanya ni tafakari maana ya maisha kushukuru na kuonyesha upendo kwa wengine ni sherehe inayo beba maandili ya amani ukarimu na mshikamano Kwanza kabisa napenda krismasi kwa sababu ya muda wakuwa pamoja na familia katika kipindi hiki, watu wengi upata likizo na au mapumziko kutoka kazini na shuleni Jambo linalo wapa na fasi ya kukutana na wapendwa wao kukaa pamoja, kula chakula, kuzungumza na kushiriki vicheko hui marisha uhusiano wakifamilia Kwangu, mda huu wapamoja ni wathamani sana kuliko zawadi yoyote. Pili, Christmas inanifutia kwa sababu ya mazigira ya furaha na mapambo. Mitaa, nyumba na maduka upambwa kwa taa na mapambo mazuri ya nayotoa mwonekano wakipekee. Mziki wa Christmas usikika kila maali. Ni hali ya furaha na hali ya furaha huenea kwa watu wenye. Mazigira haya unifanya nijisikie mwenye matumaini na furaha ya ndani sababu nyingine inayofanya nipende krismasi ni utamaduni wa kutoa na kushiriki Wakati wa krismasi hutoa wengi utoa zawadi kwa wapendwa wao kama ishara ya upendo na shukurani Zaidi ya hapo ni kipindi ambacho watu ukumbuka kuwasaidia wasio jiweza kwa kuwapa chakula, mafazi au msaada mwingine Kitendo chakutoa unifanya ni jisikie furaha na pia kutambua umuhimu wa kushirikiana na kusaidiana Krismasi pia ni wakati wa kutafakari na kiroho Kwa upande wa imani ni kipindi chakukumbuka kuzariwa kwa Yesu Kristo na ujumbe wake wa upendo, ramani na msamaha Hii unifanya ni tafakari mwenendo wangu wa maisha kurekebisha mahusiano yangu na kujitahidi kuwa mtubora zaidi Kipindi hiki unipa mwelekeo mpya wa kiroho na kimaandili Napenda pia krismasi kwa sababu ya chakula ja kipekee Kinachousishwa na chisherehe hii familia huandaa vya kula maalum ambavyo uandaliwa wa upendo na kushirikishwa kushirikishwa pamoja Chakula hiki uongeza furaha ya sherehe na uleta watu pamoja. Hivyo basi jambo ili linaimarisha umoja kwa jamii. Zaidi ya hayo, krismasi unikumbusha kumbu kumbu za utotoni. Na kumbuka nilipokuwa mdogo, furaha ya kupokea za wadi, kusikiliza andithi za krismasi na kukaa na familia. Kumbukumbu hizi unipahisia za faraja na furaha na unifanya nidhamini nyakati nilizopita. Kwa jumla, krismasi nisherehe ni nayo ipenda zaidi kwa sababu inaunganisha familia, uleta furaha, uendeleza upendo na utoa na fasi ya kutafakari. Nisherehe inayo kumbusha umuhimu wakuwa na mshikamano kushukuru na kuhishi kwa pamoja. Kwangu, krismasi si siku moja tu, bali nikipindi cha kuimarisha, mausiano na kujenga moyo wa hutu na ukarimu.

Kueka afya nzuri ni jambo linalonipa kipaumbele kikubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu ninaamini kuwa afya ni msingi wa maisha bora na mafanikio. Bila afya njema nivingumu kutimiza malengo. Kufanya kazi kwa ufanisi au kufurahia maisha. nDio maana ninajitaidi kuchukua hatua mbalimbali za kulinda na kuboresha afya yangu kimwili. Kiakili na kihisia Kwanza kabisa mimi hujitahidi kula, chakula, chenye afya na lishebora Nachagua kula vyakula venye virutubisho muhimu kama mboga za majani, matunda nafaka zisizo kombolewa proteini kama maragwe, mayai na samaki Jambo hili hupunguza ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi kama na sukari kupita kiasi na vyakula vya haraka ambavyo vinaweza kuadhiri afya kwa muda mrefu kula chakura bora hunisaidia kupata nguvu, kuimalisha kinga ya mwili na kuzuia magonjwa mbali mbali kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ni sehemu muhimu ya kudumisha afya yangu huWanafanya mazoezi mepesi kama kutembea, kukimbia, kukimbia taratibu au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili. Mazoezi hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kudumisha uzito unaofaa. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Sababu nyingine muhimu ya kueka afya nzuri ni kupata usingizi wa kutosha. Mimi huakikisha nalala kwa masaa ya kutosha kila siku ili mwili na akili vipate muda wakupumzika na kujirekebisha usingizi mzuri hunisaidia kuwa na umakini, kumbukumbu zuri na hali njema ya kihisia Ninapokosa uzingizi, uchovu na kupungua kwa ufanisi hIvi uzingizi ni jambo ninalolichukua kwa uzito vile vile mimi hujitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku. Maji ni muhimu kwa mwili kwa sababu husaidia mmengenyo wa chakula, husafisha sumu mwilini na kudumisha joto la mwili. Kunywamaji hunisaidia kujisikia mwenye afya na kuzuia upunguvu wa maji mwilini hasa wakati wa joto au baada ya kufanya mazoezi. Kueka afya nzuri pia kuna husisha kutunza afya ya akili. Mimi huwa najitahidi kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kufanya shughuli, ninazozipenda kama kusoma, kusikiliza mziki, au kutembea. Pia mimi hujitahidi kuwa na mtazamo chanya na kujikubali. Ninapokumbana na changamoto, mimi hujaribu kuzungumza na watu ninaowamini au kutafakari kwa utulivu badala ya kujifungia. Zaidi ya hayo, mimi huzingatia usafi binafsi na mazingira. Kuoga mara kwa mara, kunawa mikono kabla ya kula na baada ya kutoka chooni, pamoja na kueka mazingira safi, husaidia kuzuia mangonjwa. Usafi ni hatua rahisi katika umuhimu katika ni? Usafi ni hatua rahisi lakini muhimu sana katika kulinda afya. Pia mimi ujitahidi kuepuka tabia hatarishi kama matumizi ya pombe kupita kiasi au uvutaji wa sigara kwa sababu tabia hizi zina madhara makubwa kwa afya ya mwili na akili. Kuchangua mtindo wa maisha wenye nidhamu hunisaidia kuishi kwa afya bora. Hivyo basi mimi ninaweka afya yangu vizuri kwa kula lishe bora, kufanya mazoezi, kupata usingizi wa kutosha, kunywa maji, kutunza afya ya akili, kudumisha usafi na kuepuka tabia hatarishi. Kwangu, hafya nzuri si jukumu la muda mfupi, bali ni mtindo wa maisha wa kudumu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda. Kwa sababu ni msingi muhimu wa mafanikio katika maisha ya kila siku, masomo, kazi na mahusiano. Ingawa nina uwezo wa kupanga mambo yangu. Ninaona kuwa kuimarisha ujuzi huu ungeogeza ufanisi wangu kupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kufikia malengo yangu kwa utaratibu mzuri zaidi. Muda ni rasilimali isiyorudi tena. Hivyo kuutumia vizuri ni jambo la muhimu sana. Kwanza kabisa kuimarisha usimamizi wa muda, kunanisaidia kupanga vipaombele kwa usahihi. Mara nyingi mtu huwa na majukumu mengi, yanayoshindania muda mmoja. Bila usimamizi mzuri wa muda, nirahisi kuchanganyikiwa na kuchelewesha kazi muhimu. Kwa kuimarisha ujuzi huu, nitaweza kutofautisha kati ya mambo ya haraka na yale ya muhimu na hivyo kutumia muda wangu kwa kazi zenye zamani kubwa zaidi Ujuzi wa usimamizi wa muda hunisaidia kuongeza ufanisi na tija Ninapotumia muda wangu vizuri, mimi naweza kufanya kazi nyingi kwa ubora mzuri ndani ya muda uliopangwa Badala ya kufanya mambo kwa haraka dakika za mwisho, ninaweza kufanya kazi kwa utulivu na umakini. Jambo hili hunipunguzia makosa na kunisaidia kutoa matokeo bora zaidi. Sababu nyingine inayofanya nihitaji kuimarisha ujuzi hu nikupunguza msongo wa mawazo. Kukosa mpangilio wa muda, mara nyingi husababisha presha, wasiwasi na uchovu wa akili. Ninapopanga muda wangu vizuri, mimi ninajisikia kuwa na udhibiti wa maisha yangu. Hii hunisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuimarisha afya yangu ya kisaikolojia. Kuimarisha usimamizi wa muda pia kunanisaidia kuboresha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Mara nyingi watu hujikita zaidi katika kazi na kusahau na kusahau kupumzika au kutumia muda na familia na marafiki Kwa kusimamia muda wangu vizuri, mimi naweza kutenga muda wakazi, mapumziko, burudani na kujitunza uwiano huu ni muhimu kwa furaha na ustawi kwa jumla Zaidi ya hayo, ujuzi huu hunisaidia kujenga nidhamu binafsi usimamizi mzuri wa muda unahitaji kudhibiti, kufuata ratiba na kuepuka ucheleweshaji wakazi. Kwa kuimarisha nidhamu hii, inaweza kuwa cha tabia ya kuairisha mambo na badala yake kuwa mtu anayekamilisha majukumu kwa wakati. Nidhamu hii hunisaidia pia katika maeneo mengine ya maisha. Mimi ni nahitaji pia kuimarisha usimamizi wa muda kwa sababu ya mabadiliko ya maisha yakisasa. Teknolojia hasa simu na mitandao ya kijamii inaweza kunipotezea muda mwingi bila mimi kutambua. Kukua na ujuzi dhabiti wa usimamizu wa muda hunisaidia kudhibiti matumizi ya kiteknolojia na kutumia muda wangu kwa malengo yenye maana zaidi. Ili kuimarisha ujuzi huu, ninapanga kuchukua hatua kama kutengeneza ratiba ya kila siku, kueka malengo ya muda mfupi na mrefu, kutumia vikumbusho na kujitathmini mara kwa mara. Pia ninajifunza kusema hapana kwa mambo yasio ya lazima, yanayoweza kuharibu ratiba yangu. Kwa ujumla ujuzi wa usimamizi wa muda ni ujuzi ninaohitaji kuimarisha kwa sababu unaadhiri maeneo yote ya maisha yangu. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kuwa na ufanisi. Zaidi, utulivu wa akili nidhamu na mafanikio ya muda mrefu. Kwangu, kutawala muda ni hatua muhimu ya kujitawala binafsi na kuishi maisha yenye mwelekeo na mafanikio.

Kwa ujumla napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini hufanya hivyo kwa tahadhari, heshima na uwazi wa mawazo. Siasa ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii kwa sababu huadhiri, uongozi, maendeleo, haki, uchumi na ustawi wa wananchii. Hata hivyo mjadala wa siasa unaweza kuwa nyeti. Hivyo ni muhimu kuuzungumza kwa njia ya kujenga badala ya kugombana au kuleta mgawanyiko. Kwanza kabisa napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu hunisaidia kuelewa namna nchi na jamii zinaendeshwa. Kupitia mazungumzo ya kisasa naweza kujifunza kuhusu sera za serikali, majukumu ya viongozi, haki na wajibu wa raia. Pamoja na changamoto zinazokumba taifa, maarifa haya hunifanya niwe raia mwenye ufahamu na anayejua kinachoendelea katika nchi yake na duniani kwa ujumla. Pili, kuzungumza kuhusu siasa hunisaidia kupanua fikra na mtazamo wangu. Watu wana mitazamo tofauti kulingana na uzoefu, elimu na mazingira yao. Ninapo zungumza na wengine kuhusu siasa mimi hupata nafasi ya kusikia maoni tofauti na yangu. Hii unifundisha kuheshimu tofauti za mawazo na kuelewa kuwa akuna mtu anaye miliki ukweli peke yake. Mazungumzo ya aina hii hunijenga kiakili na kunisaidia kufikiri kwa kina. Sababu nyingine inayofanya nipende kuzungumza kuhusu siasa ni kwa sababu huwa inanisaidia kuchambua matatizo ya jamii maswala kama umaskini, ukosefu wa ajira, elimu, afya na usalama mara nyigi yana husiana moja kwa moja na maamuzi ya kisasa Kwa kujadili siasa, tunaweza kutafakari chanzo cha matatizo haya na kutafuta suluhisho zinazowezekana Hii hunijenga kuwa mtu anayejali maendeleo ya jamii Hata hivyo, sipendi kuzungumza siasa kwa njia ya mabishano au matusi Nina amini kuwa mazungumzo ya siasa yanapaswa kuzingatia hoja, ushahidi na heshima Wakati mwingine siasa husababisha hasira, chuki au migawanyiko kati ya watu ndio maana mimi huchagua kuzungumza siasa katika mazingira yenye utulivu na watu walio tayari kusikiliza na kuheshimu maoni ya wengine. Pia mimi napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango kinachofaa bila kuifanya iwe mada ya kila wakati. Kuna nyakati ambapo mazungumzo ya siasa yanaweza kuchosha au kuharibu mahusiano. Hasa ikiwa watu wana misimamo mikali. Katika hali kama hizo, mimi huchagua kubadilisha mada au kukaa kimya ili kudumisha amani na urafiki. Kuzungumza kuhusu siasa pia hunisaidia kuongeza uwajibikaji wa raia. Ninapofahamu haki na wajibu wangu. Ninakuwa tayari kushiriki katika maswala ya kijamii kama kupiga kura, kutoa maoni, kwa njia halali. Au kushiriki katika mijadala ya maendeleo siasa si kwa ajili ya wanasiasa pekee Bali ni jukumu la kila raia mwenye nia ya kuona jamii yake inaendelea Zaidi ya hayo, mimi ninapendelea kuzungumza siasa Kwa kutumia taarifa sahihi na vianzo vinavyoaminika katika zama za mitandao ya kijamii, habari za uongo na upotoshaji ni nyingi ndio maana mimi hujitahidi kuhakiki taarifa kabla ya kuzijadili na kuzisambaza Hii hunisaidia kuwa mwangalifu na kuwajibika katika mazungumzo yangu Hivyo basi napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu inanipa maarifa kunipanua mawazo na kunifanya niwe raia mwenye huelewa mazungumzo ya kisiasa yakifanywa kwa njia sahihi yanaweza kuwa chanzo cha elimu, mshikamano na maendeleo ya kweli.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kwa sababu familia ni semu muimu sana ya familia yangu. Nijanzo cha upendo, msaada, ushauri na furaa. Kutumia mda pamoja na familia hunijenga kihisia. Hunipa amani ya moyo na unisaidia kudumisha mahusiano mazuri. Shuguli ni nazopenda ufanya na familia zangu zinausisha burudani. Mawasiliano, kazi za pamoja na kushirikiana katika nyakati za furaha na changamoto Kwanza kabisa mimi napenda kukaa na kuzungumza na familia yangu Manzungumzo ya kifamilia ni muhimu kwa sababu utupa na fasi ya kushirikishiana mawazo kusimulia ya lio tokia siku zima na kushauriana kuhusu masuala badibali ya maisha Wakati wa mazungumzo haya, mimi ujifunza mambo mengi kutoka kwa wazazi au dugu wa kubwa. Napia hupata na fasi ya kuelewa isia na maitaji ya kila mwana familia. Mazungumzo haya huimarisha mshikamana na kuoandoa kutoelewana. Napenda kula chakula pamoja na familia yangu. Wakati wakula ni waa. Wakatu wakule pamoja ni wakipekee. Kwa sababu utufanya tujisikie karibu zaidi. Uwe tunacheka, tunasimulia handithi, na wakati mwingine kujadili mipango ya baadae. Kula pamoja ufundisha mshikamano, heshima na shukuran. Asa pale kinapuandaliwa kwa pamoja, ni wakati ambao uleta furaha na utulifu nyumbani. Shukuli nyingine ni nayopenda kufanya na familia yangu ni kutazama televisheni au filamu pamoja. Tunapo changua kipindi au filamu moja na kuitanzama pamoja Jambo ilo huleta burudani na fura ya pamoja Baada ya kutazama, mara nyingi ujadili ujumbe wa filamu au kucheka matukio ya yaliyotokea Hii huimarisha uhusiano na kutupa kumbu kumbu zuri za pamoja Napenda pia kutoka matembezini na familia yangu Asa wakati walikizo au siku za mapumziko Tunaweza kuenda bustanini, kutembelea ndugu au kuenda maeneo ya burudani. Kutoka pamoja hutupa nafasi ya kubadilisha mazingira, kupumzika na kufurahia mda bila presha za kazi au masomo. Safari hizi hujenga, kumbukumbu za kudumu, na kuimarisha upendo wakifamilia. Vile vile napenda kushiriki kazi za nyumbani na familia yangu, kazi kama kusafisha, kupika, au kupanga nyumba kwa urahisi na nafurahia zaidi tunapofanya pamoja. Kushirikiana katika kazi hizi hufundisha uwajibikaji, kushirikiano na kudhamini mchango wa kila mtu. Pili huondoa mzigo kwa mtu moja na kuimarisha umoja. Wakati mwingine napenda kuomba na kutafakari pamoja na familia yangu. Hii hutupanguvu za kiroho na hutusaidia kushukuru kwa nini tulio nayo na kuomba msaada katika changamoto zetu. Kuungana katika maswala ya kiroho huimarisha maandili mema na mushikamano wa familia. Pia ninapenda kusherehekea mafanikio na matukio maalumu pamoja na familia. Sherehe kama siku ya kuzaliwa, harusi au mafanikio ya kielimu, huleta furaha kubwa tunapo shirikiana. Kusherehekea pamoja huonyesha upendo, kupongeza juhudi za kila moja, na kuimarisha hisia za kudhaminiwa. Hivyo basi, mimi napenda kuwa na familia, manake familia si watu wakuiishi nao tu, bali ni watu wakushirikiana nao kimaisha. Ndiyo maana naona kufanya shughuli pamoja na familia ni jambo la muhimu sana na lenye thamani kubwa katika maisha yangu.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS ingawa pia ninaithamini ramani ya kawaida kwa sababu kila moja ina faida zake katika dunia ya kisasa yenye teknolojia iliyoendelea. GPS imekua chombo muhimu sana cha kusaidia watu kufika wanakotaka kwa haraka na kwa urahisi. Hata hivyo, ramani ya kawaida bado ina mchango wake. Hasa wakati, hasa katika kuukuza kuelewa wa mazingira na mwelekeo wa safari. Kwa ujumla, napendelea GPS zaidi, lakini siipuuzi ramani kabisa. Kwanza kabisa napenda kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na ya haraka. Unachohitaji ni simu au kifaa chenye GPS kuingiza mahali unapotaka kuenda na kifaa kinakuelekeza hatua kwa hatua hiyo hunipunguzia wasiwasi wa kupotea hasa ninaposafiri katika maeneo mageni GPS hunipa uhakika na amani ya akili Jambo linalofanya safari iwe ya kufuraisha zaidi Pili GPS hunisaidia kuokoa muda Mara nyingi huonyesha njia fupi au yenye msongamano mdogo wa magari. Pia hutoa taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya barabara, foleni au ajali. Kwa kutumia taarifa hizi naweza kubadilisha njia na kufika kwa wakati. Kwa mtu anayependa kupanga muda wake vizuri, hii ni faida kubwa sana. Sababu nyingine ya kunifanya nipende GPS ni uraisi wa matumizi. Sihitaji ujuzi wa hali ya juu kusoma alama ngumu kama ilivyo kwenye ramani za karatasi. Maelekezo ya sauti ya GPS huniongoza katika hata nikiwa naendesha au kutembea. Ili upunguze hatari ya makosa na kunifanya nijikite zaidi katika usalama wa safari. Hata hivyo, ninatambua kuwa ramani ya kawaida ina faida zake. Ramani hunipa picha pana ya eneo zima. Sio tu, njia moja ya kufika ninakokwenda. Kupitia ramani naweza kuelewa mwelekeo wa kazikazini, kusini, mashariki na magharibi. Pamoja na mahusiano ya maeneo mbalimbali. Uelewa huu hunisaidia kujenga uwezo wa kujielekeza hata bila msaada wa teknolojia. Zaidi ya haya, ramani ni muhimu sana wakati teknolojia inashindwa. Kuna maeneo ambayo mutandao wa interneti au ishara ya GPS ni dhaifu au haipo kabisa. Katika hali kama hii, ramani ya karatasi inaweza kuwa msaada mkubwa. Pia ramani haihitaji betri hivyo ni salama zaidi katika safari ndefu au za porini. Napenda pia ramani kwa sababu hunifanya nitumie akili zaidi. Kusoma ramani kunahitaji umakini uchambuzi na kufikiria. Hii hunijenga kiakili na kunifanya nijue mazingira kwa undani zaidi. Watu waliokuwa wakitumia ramani mara nyingi huwa na kuelewa mzuri wa maeneo wanayosafiri. Licha ya faida za ramani bado napendelea GPS kwa safari za kila siku au katika miji mikubwa. Maisha ya kisasa yanahitaji ufanisi na kasi na GPS inatimiza hitaji hilo. Hata hivyo napenda kuunganisha njia zote mbili kutumia GPS kwa urahisi na kasi. Na ramani kwa uelewa wa kina na tahadhari ya dharura hivyo basi, mimi ninapenda kusafiri kutumia GPS kwa sababu ya urahisi, kasi na usalama unaotoa Kwangu, msafiri mzuri ni yule anayejua kutumia teknolojia ya kisasa bila kusahau mbinu za jadi kuchanganya GPS na ramani hunifanya nijisikie huru, salama na mwenye uelewa mzuri wa safari yangu.

Kati ya kazi zote za nyumbani, kazi ninayoichukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono. Hasapale zinapokuwa nyingi au zimechafuliwa sana. Ingawa ninaelewa kuwa ni kazi ya lazima na inamchango mkubwa katika usafiri wa usafi wa familia. Bado ni kazi inayonichosha kimwili na kiakili. hIsia zangu kuhusu kazi hii zimetokana na uzoefu. Mazingira na muda unao itajika kuifanya kwa ufanisi. Kwanza kabisa, kufua nguo kwa mikono ni kazi, inachukua muda mwingi, inahitaji muda wakuandaa maji, kuloweka nguo, kusungua, kusukutua, na kisha kuzianika. Wakati mwingine kazi hii huchukua saa kadhaa, hasa kama nguo ni nyingi au zimechafuliwa sana. MMda huu ungeweza kutumika kufanya kazi, kufanya mambo mengine muhimu kama kusoma, kupumzika, au kufanya kazi za kujenga maendeleo binafsi. Pili, kufua nguo kwa mikono ni kazi inayochosha mwili. Kusugua nguo kuna hitaji nguvu nyingi za mikono na mara nyingi husababish maumivu ya vidole, vigaja na mgongo. BBada ya muda, baada ya muda, uchovu huu hunifanya nikose hamasa ya kuendelea na kazi nyingine za nyumbani. Kwa mtu ambaye tayari amechoka, kutokana na shughuli za siku nzima, kazi hii hua mzigo kubwa zaidi. Sababu nyingine inayofanya nichukie kazi hii ni hali ya hewa. Wakati wa baridi, majibaridi hufanya kazi ya kufua kuangumu na isiofurahisha. Fivyo hivyo, wakati wa mvua kuanika nguo huwa changamoto kubwa kwa sababu hukawia kukauka na hunuka. Hali hizi huongeza usumbufu na msongo wa mawazo unaotokana na kazi hii. Zaidi ya hayo, kufua nguo kwa mikono wakati mwingine huwa kazi isiyoonekana kuthaminiwa. Baada ya juhudi zote, watu wengi huona tuu matokeo ya nguo safi bila kufikiria munda na nguvu zilizo tumika. Kukosa kutambuliwa au kushukuriwa kunaweza kufanya mtu ajisikie kuchoka zaidi, kihisia na kupunguza motisha ya kufanya kazi. Kufanya kazi hiyo kwa moyo mkuchufu. Pia, kazi ya kufua nguo kwa mikono inahitaji umakini na uvumilivu. Lazima uakikishe kuwa madoa yote ya meondoka rangi hazichanganyiki na nguo haziharibiki. Makosa madogo yanaweza kuharibu nguo kabisa. Chinikizo hili hunifanya nijisikie. Kazi hii ni ya kuchosha. Ni ya kuchosha zaidi kuliko nyingine kama kufagia au kupika. Hata hivyo, licha ya kuichukia ninaelewa kuwa kufua nguo ni kazi muhimu sana. hUwa najikumbusha kuwa usafi wa nguo huchangia afya heshima binafsi na mazingira safi ya kuishi Pia kazi hii hunifundisha uvumilivu na uwajibikaji Kwa sababu hakuna mtu mwingine atakaye nifanya ikiwa sitaifanya mwenyewe ili kupunguza chuki, chuki yangu kwa kazi hii Mimi hujaribu kujitengenezea binu rahisi Wakati mmingine husikiliza muzikini na pofua nguo ili kufanya kazi iwenye pesi na ya kufurahisha kidogo. Pia mimi hupanga kufua kwa ratiba ili nguo zisizidi kuwa nyingi kwa wakati mmoja. Ikiwa kuna uwezekano wa kutumia mashine ya kufulia, mimi hupendelea njia hiyo kwa sababu huokoa muda wangu na nguvu. Kwa ujumla, mimi kufua nguo kwa mikono ndiyo kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi kwa sababu inachukua muda mwingi, inachosha mwili na wakati mwingine haidhaminiwi. Hata hivyo, nimekubali kama sehemu ya majukumu ya maisha ya kila siku. Kupitia kazi hii, nimejifunza umuhimu wa nidhamu, subira, na kuthamini kazi dogo dogo ambazo huifanya nyumba kuwa safi na yenye mpangilio.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kazini, shuleni na katika jamii. Ninaamini kuwa hakuna mtu anaye faulu peke yake. Mafanikio mengi utokana na uwezo wa watu kufanya kazi pamoja, kushirikishana mawazo na kusaidiana. Ndiyo maana mimi hujitahidi kuifanya kazi ya ushirikiano kwa jia yenye heshima, uwazi na uwajibikaji. Kwanza kabisa ninapofanya kazi na wengine Mimi huanza kwa kusikiliza kwa makini kusikiliza unisaidia kuelewa mawazo maoni na mitazamo ya wenzangu Kila mtu anauzoefu na ujuzi wake Hivyo kusikiliza unifanya nijifunze mambo mapya ya kuepuka migogoro isiyo ya lazima Pia huonyesha heshima kwa wenzangu na kuwafanya wajisikie kuthaminiwa Pili mimi ujitahidi kuwasiliana kwa huwazi na heshima. Mawasiliano mazuri ni msingi wa ushirikiano wenye mafanikio. Ninapotoa maoni yangu mimi hufanya hivyo kwa lugha ya heshima na kwa lengo la kujenga. Si kubomoa. Pia mimi huweka wazi majukumu yangu na kusikiliza matarajio ya wengine ilikuepuka mkanganyiko. Sababu nyingine muhimu katika ushirikiano ni kushiriki majukumu kwa haki. Mimi huwa napenda kuona kila mtu anapewa jukumu linalolingana na uwezo wake. Ninapo pewa jukumu, mimi nalitekeleza kwa bidii na kwa wakati. Hii hujenga imani miongoni mwa wana kikundi na kuifanya kazi isonge mbele kwa ufanisi. Ninapo fanya kazi na wengine, mimi ujitahidi pia kuheshimu tofauti watu hutofautiana kwa tabia, mawazo, tamaduni, na njia za kufanya kazi Badala ya kuona tofauti hizi kama kikwazo, mimi huziona kama fursa ya kujifunza kuheshimu tofauti unisaidia kufanya kazi vizuri na watu aina mbalibali na kuimarisha mshikamano Pia mimi ninathamini ushirikiano katika kutatua matatizo. Changamoto zinapojitokeza, mimi uchangua kukaa chini na kujadili suluhisho kwa pamoja. Badala ya kulaumiana. Kushirikiana katika kutatua matatizo, uongeza ubunifu na uleta mawazo bora zaidi kuliko mtu mmoja peke yake. Njia hii huimarisha umoja na kuzuia migogoro mikubwa. Zaidi ya hayo, mimi hujitahidi kuwa tayari kusaidia wengine, pale inapoitajika. Ikiwa mwezangu anahitaji msaada au anachangamoto katika jukumu lake, niko tayari kutoa msaada wangu. Hii hujenga roho ya kusaidiana na kuifanya timu iwe imara zaidi. Hivyo hivyo, mimi huwa tayari kupokea msaada kutoka kwa wengine bila kuona aibu. Ninapofanya kazi ya ushirikiano, mimi huweka kipa umbele katika uwajibikaji binafsi. Najua kuwa matokeo ya kazi ya pamoja ya nategemea mchango wa kila mtu. Ndiyo maana mimi hujitahidi kutimiza wajibu wangu kwa uaminifu na nidhamu. Uwajibikaji huu hujenga heshima na kuimarisha ufanisi watimu. Pia mimi najitahidi kutatua migogoro kwa busara. Pale kunapokuwa na kutoelewana, mimi uchagua mazugumzo ya wazi na ya utulivu. Kusuluhisha migogoro kwa njia ya amani unisaidia kudumisha mahusiano, mazuri na kuzuia chuki zisizo za lazima. Ivyobasi mimi ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine maanake ushirikiano hunijenga kama mtu uniongezea ujuzi na uniletea mafanikio ya pamoja. Kwangu kufanya kazi na wengine sio jukumu tu bali ni fursa ya kujifunza kukua na kujenga mahusiano yenye thamani katika maisha.

Mafuzo ya kazi hambayo ya menisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano kazini Kwa sababu ya mekua na mchango mkubwa katika kuboresha namna ni nafiofanya kazi na wengine kutatua matatizo na kufikia malenko kufanisi. Ingawa kuna mafunzo mengi muimu kama ya kiofundi au kiteknolojia. Nimegudua kuwa mawasiliano mazuri diyo msingi wa mafanikio katika mazigira mengi ya kazi Kwanza kabisa mafunzo ya mawasiliano. Yame nisaidia kujieleza kwa huwazi na kujiamini. Kabla ya kupata mafunzo haya Wakati mwingine nilikuwa na mawazo mazuri Lakini nilishindo kuyaeleza kwanchia inayoeleweka vizuri. Kupitia mafunzo nilijifunza jinsi ya kupanga mawazo yangu. Kutumia luga sahihi na kuwasilisha hoja kwa ufasaha. Ujuzi huu umenisaidia katika mikutano, majadiliano. Na hata katika mawasiliano ya maandishi kama barua pepe ndaripoti. Pili, mafunzo haya ya menifundisha umuimu wa kusikiliza kwa makini, mawasiliano si kuzungumza tu, bali pia kusikiliza. Nilijifunza jinsi ya kusikiliza bila kukatiza. Kuelewa ujumbe wa mwenzangu na kuuliza maswali ya vafanuzi. Hii imenisaidia kuepuka kutoelewana, kuboresha mausiano ya kikazi na kujenga heshima kati yangu na wezangu. Mafunzo ya mawasiliano pia ya menisaidia sana katika kufanya kazi ya timu. Nili jifunza jinsi ya kushirikiana na watu wenye tabia, mawazo na mitazamu tofauti Mafunzo haya ya alinyonyesha kuwa kila mtu anamchango wakipekea. Na kwamba ushirikiano mzuri uongeza ubunifu na tija. Kwa kutumia binu nilizojifunza, nimeweza kuchangia kikamilifu katika kazi ya pamoja na kusaidia timu kufikia malengo yake. Zaidi ya ayo, mafunzo haya ya manisaidia kutatua migogoro kazini kwa busara. Migogoro ni jambo la kawaida katika mazigira ya kazi. Lakini namna ya kushugulikia diyo huleta tofauti. Nilijifunza binu za kujandili matuktizo kwa utulifu. Kuonyesha heshima ata wakati wa kutokubaliana. Na kutafuta sulwisho badale ya kulaumiana. Ujuzi huu umenisaidia kudumisha mausiano mazuri ya kikazi na kuepuka migogoro mikubwa. Mafuzo ya mawasiliano yameniongezea pia ujuzi wa uongozi. Hata kama mtu anachiocha uongozi, bado anaweza kuonyesha uongozi kupitia mawasiliano mazuri. Nilijifunza jinsi ya kutuwa maelekezo kwa heshma, kutuwa murejesho unaojenga na kuamasisha wengine. Hii imenisaidia kuchukuliwa kama mtu wa kuaminika na mwenye kushawishi mzuri kazini. Pia mafunzo haya yamenisaidia kuongeza ufanisi na kujiamini kazini. Ninapo wasiliana vizuri kazi uenda kwa haraka na kompangilio mzuri. Mimi huwa na uwakika ninapotowa maoni au kuuliza maswali bila kuogopa kuukumiwa. Kujiamini huku kumechangia sana katika maendeleo yangu ya gitaluma. Zaidi ya ayo, mafunzo haya yamenisaidia kuelewa humuimu wa mawasiliano ya heshma na taluma. Nilijifunza jinsi ya kuthibiti hisia, kutumia luga ya saha na kuzingatia maadili ya kazi. Ili imenifanya nieshimiwe zaidi na wezangu na wakubwa kazini. Ningependa kusema pia mafunzo ya mawasiliano yamenijenga kuwa mfanya kazi bora, mushirika mzuri wa timu na mtu mwenye uwezo wa kushugulikia changamoto kwa hekima. Kwangu, mafunzo haya sii maarifa ya mda mfupi, bali ni ujuzi wa kudumu, unaonisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala kwa sababu ndicho kinachonipa utulivu, paraga na nafasi ya kujipumzisha baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Chumba hiki kina umuhimu mkubwa sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwani ndicho mahali ninapopumzika kimwili na kiakili. Zaidi ya kuwa mahali pa kulala, chumba hiki ni sehemu ya kutafakari, kupanga mawazo na kujijenga upya. Kwanza kabisa napenda chumba cha kulala kwa sababu ya utulivu wake. Mara nyingi huwa mbali na kelele za nje au shughuli nyingi za nyumbani. Utulivu huu hunisaidia kupata usingizi mzuri na pia hunipa nafasi ya kuwa pekee yangu na mawazo yangu. Ninapokuwa katika chumba hiki, mimi hujisikia nikiwa huru na salama. Jambo linalonipa amani ya moyo. Pili, napenda chumba chakulala kwa sababu ni nafasi yangu binapsi. Ndani ya chumba hiki ninaweza kufanya mambo ninayoyapenda bila usumbufu kama kusoma, kusikiliza mziki na kuandika. Faraga ni muhimu. Faraga hii ni muhimu sana kwa afya ya akili kwa sababu hunisaidia kujielewa na kujikubali zaidi. Ni mahali ambapo naweza kupumzika bila kuhukumiwa au kuingiliwa. Muonekano wa chumba changu pia huchangia kukipenda. Napenda mpangilio safi na rahisi wenye rangi zinazotuliza kama nyeupe au rangi nyepesi. Kitanda kilichopangwa vizuri, mapazia safi na mwanga wa kutosha ufanye chumba kiwe cha kuvutia na cha kustarehesha. Mazingira haya hunifanya nijisikie nikiwa na hamasa na furaha ninapoingia chumbani. Zaidi ya hayo, chumba cha kulala hunisaidia kupanga na kujiandaa kwa siku inayofuata. Mara nyingi hutumia muda wangu usiku kupanga ratiba ya kesho, kuangalia malengo au kutafakari yaliyonipata siku hiyo. Kufanya haya katika mazingira tulivu hunifanya niwe na umakini na maandalizi bora. Napenda pia chumba cha kulala kwa sababu hunipa nafasi ya kujirejesha nguvu. Usingizi mzuri unaopatikana katika chumba chenye mazingira mazuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na mtazamo chanya. Bila chumba cha kulala chenye utulivu ingekuwa vigumu kudumisha afya nzuri na ufanisi wa kila siku. Wakati mwengine chumba changu huwa mahali pa kujifariji wakati wa changamoto. Ninapokuwa na huzuni, msongo wa mawazo au uchovu, mimi huingia chumbani kupumzika na kujipa muda. Ni kama hifadhi yangu binafsi inayonisaidia kurejesha utulivu wa kihisia. Chumba cha kulala pia hunifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kuwa na chumba safi na kilichopangwa, huniamasisha kudumisha usafi na mpangilio. Tabia hii hunisaidia ata katika maeneo mengine ya maisha yangu. Kama kazi na mausiana. Kwa ujumla, chumba cha kulala ndicho chumba ninachokipenda zaidi nyumbani. Hii ni kwa sababu kinanipa utulivu, faraga, faraja na nguvu mpya. Ni zaidi ya mahali pa kulala. Ni mahali pa kupumzika, kutafakari na kujijenga upya. Kwangu, chumba hiki ni moyo wa nyumba yangu na sehemu muhimu sana ya ustawi wangu wa kila siku.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana, ingawa pia hutumia njia nyingine za mawasiliano, kulingana mazigira na hali iliopo. Mawasiliano ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku Kwa sababu hutusaidia kuelewana, kushirikiana na kujenga mahusiano. Njia ninayopendelea ya kuwasiliana inanipa na fasi ya kuelewa vizuri ujumbe hisia na nia ya mtu anaye, ninaye zungumza naye. Kwanza kabisa napendelea mawasiliano ya ana kwa ana kwa sababu yanaruhusu maelewano ya haraka na ya kina. Ninapo zungumza na mtu uso kwa uso, ninaweza kuona uso wake, lugha ya mwili na hisia zake. Hii unisaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi kuliko maneno yake ishara ndogo kama tambasamu, sauti au mtazamo wa macho vinaweza kueleza mambo mengi kuliko ujumbe wa maandishi Pili, mawasiliano ya ana kwa hana unisaidia kujenga mahusiano imara watu wanapokutana na kuzungumza moja kwa moja hujenga uaminifu na ukaribu zaidi njia hii hunifanya nijisikie karibu na mtu ninaye zungumza nae na skunisaidia kuonyesha heshma na umakini wangu katika mahusiano ya kifamilia, kirafiki au kikazi. Mawasiliano ya ana kwa ana hua na mchango mkubwa katika kuimarisha mshikamano. Hata hivyo ninaelewa kuwa si kila wakati mawasiliano ya ana kwa ana ya nawezekana. Katika hali kama hizo mimi hutumia simu kama njia mbadala mawasiliano ya simu ni ya haraka na yanaruhusu mazungumzo ya mojo kwa moja hata kama watu wako mbali. Kupitia simu ninaweza kusikia sauti ya mtu jambo linalo saidia kuelewa hisia zake na kutoa majibu ya haraka. Pia, mimi hutumia ujumbe wa maandishi na mitandao ya kijamii pale inapofaa. Njia hizi ni muhimu haswa kwa mawasiliano ya haraka au ya sio rasmi. Ujumbe wa maandishi hunisaidia kuwasiliana bila kuhitaji muda mrefu. Na pia, hunipa nafasi ya kufikiria kabla ya kujibu. Hata hivyo, mimi huwa makini kwa sababu maandishi yanaweza kukosa hisia au kusababisha kutoelawana. Katika mazigira ya kazi au masomo, ninapendelea mawasiliano rasmi kama barua pepe au mikutano. Barua pepe ni muimu kwa sababu uweka kumbu kumbu ya mawasiliano na husaidia kueleza mambo kwa mpangilio. Mikutano, iwe ana kwa ana au mtandaoni, hiyo inanisaidia kujadili masuala kwa kina na kupata maoni ya watu wengi kwa wakati mmoja. Sababu nyingine inayofanya nipende mawasiliano ya ana kwa ana ni uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka. Pale kunapokuwa na kutoelewana au migogoro, mimi huzungumza uso na uso na maanake iyo inasaidia kufafanua mambo kwa haraka na kupunguza mfutano. Njia hii hunifanya nijisikie kuwa na udhibiti zaidi wa mazugumzo na matokeo yake. Hata hivyo ninazigatia mazigira, muda na aina ya ujumbe kabla ya kuchangua jia ya mawasiliana. Ujumbe mzito au nyeti upendelea mazungumzo ya ana kwa ana au ya simu. Ilihali ujumbe mfupi au wa tarifa hutumwa kwa maandishi. Kubadilika huku kunisaidia, hunisaidia kuwasiliana kwa ufanasi zaidi. Hivyo basi mimi hutumia simu, ujumbe wa maandishi na barua pepe kulingana na hali. Kwangu mawasiliano mazuri si tu kuhusu njia inayotumika. Bali ni kuhusu heshima, uwazi na nia njema ya kuelewana na.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni Desemba kwa sababu una maana ya kipekee katika maisha yangu na kwa watu wengi kwa ujumla. Disemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka na hubeba hisia za shukurani, tafakari, furaha na matumaini mapya ni mwezi unaochanganya mapumziko, sherehe na muda wa familia. Jambo linaloufanya uwe wa pekee sana kwangu. Kwanza kabisa, napenda Desemba kwa sababu ni wakati wa mapumziko. Baada ya mwaka mzima wa kazi, masomo na majukumu mbalimbali, Desemba huleta nafasi ya kupumzika kimwili na kiakili. Shinikizo la ratiba kali hupungua, na mtu hupata muda wa kujitunza, kufurahia maisha na kurejesha nguvu. Mapumziko haya hunisaidia kuanza mwaka mpya nikiwa na hamasa na mtazamo chanya. Pili, Desemba ni mwezi wa kusherehekea na kuwa pamoja na familia. Sherehe kama Krismasi na mwaka mpya huleta watu pamoja, hata wale waliokuwa mbali kwa muda mrefu. Napenda sana hali ya upendo, mshikamano na ukarimu. Unaoonekana katika kipindi hiki. Familia hukutana, marafiki huwasiliana zaidi, na kuna hali ya kushirikiana na kusaidiana. Muda huu hunifanya nithamini zaidi uhusiano wa kifamilia na kijamii. Sababu nyingine inayofanya nipende Desemba ni hali ya hewa na mazingira yake. Katika maeneo mengi, Desemba huwa na hali ya joto au mvua nyepesi. Hali inayofaa kwa safari, matembezi na shughuli za nje. Mazingira huwa na uhai zaidi, miti huwa ya kijani, na hali ya hewa huwa rafiki kwa burudani na mapumziko. Hali hii huongeza furaha na kufanya mwezi uwe wa kufurahisha zaidi. Desemba pia ni mwezi wa kutafakari na kujitathmini. Kwa kuwa ni mwisho wa mwaka, hunipa nafasi ya kuangalia nyuma na kutathmini kilichofanikiwa, changamoto nilizokutana nazo. Na masomo niliyoyapata Tafakari hii hunisaidia kujielewa zaidi na kupanga malengo ya mwaka unaofuata. Ni mwezi wa kujifunza kutokana na yaliyopita na kujiandaa kwa mwanzo mpya. Zaidi ya hayo, Desemba huleta hisia za matumaini na mwanzo mpya. Karibu na mwisho wa mwezi, watu huanza kupanga malengo ya mwaka mpya. Kufanya maazimio na kuwa na ndoto mpya. Hali hii ya matumaini hunitia moyo na kunifanya niamue kufanya vizuri zaidi katika mwaka unaokuja. Ni kama ukurasa mpya unafunguliwa maishani. Napenda pia Desemba kwa sababu ya furaha ndogo ndogo zinazofuata. Kama mapambo ya sherehe, muziki wa sikukuu, vyakula maalumu na zawadi. Mambo haya, ingawa yanaonekana madogo, huleta tabasamu na furaha kwa watu wengi. Pia huunda kumbukumbu nzuri zinazobaki kwa muda mrefu. Hata hivyo, napenda Desemba si kwa sherehe tu, bali kwa maana yake ya ndani ni mwezi wa kushukuru kwa uhai, afya na fursa tulizopata mwaka mzima. Haya yote hunifundisha kuthamini muda, watu na baraka nilizo nazo. Hata kama mwaka haikuwa rahisi. Desemba ni mwezi unaofunga safari ya mwaka wa amani na kuandaa mwanzo wa safari mpya. Kwangu, Desemba si tu mwezi wa mwisho wa kalenda, bali ni mwezi wa maana. Shukurani na mwanzo mpia wa matumaini. Desemba ninaupenda pia kwa sababu huleta mapumziko, mshikamano wa familia, tafakari, matumaini na furaha.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni shughuli inayochanganya burudani, mazowezi ya mwili na usafiri kwa njia rafiki kwa mazingira. Kuendesha baiskeli hunipa furaha ya kipekee na kunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye afya. Ni moja ya shughuli ambazo hunisaidia kuboresha maisha yangu kimwili, kiakili na kijamii kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni mazoezi bora ya mwili. Inapoongezwa katika ratiba ya kila siku, baiskeli hunisaidia kuimarisha misuli ya miguu, mikono na mgongo. Pia huboresha mzunguko wa damu na afya ya moyo. Kuendesha baiskeli hunisaidia kudumisha uzito, unaofaa na kuongeza stamina bila kuathiri sana viungo vya mwili kama inavyotokea kwa mazowezi mengine mazito. Pili, kuendesha baiskeli hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokuwa nikiendesha baiskeli akili yangu hupata muda wa kupumzika na kuachana na mawazo mengi ya kila siku. Hewa safi mwendo wa taratibu na mandhari ya barabara au mazingira ya asili hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha ni kama aina ya kutafakari inayatokea wakati wa harakati. Sababu nyingine inayofanya nipende baiskeli ni kwa sababu ni njia ya usafiri rafiki kwa mazingira. Kuendesha baiskeli hakuhitaji mafuta, hakutoi moshi na hakusababishi uchafuzi wa mazingira. Kwa kutumia baiskeli badala ya gari au pikipiki kwa safari, ninahisi ninachangia kwa kiasi kidogo katika kulinda mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Napenda pia kuendesha baiskeli kwa sababu hunipa uhuru wa kusafiri kwa urahisi. Si lazima nikabiliane na foleni ndefu au gharama kubwa ya kusafiri. Baiskeli huniruhusu kufika maeneo ya karibu kwa haraka na kwa njia ya kufurahisha. Pia hunipa nafasi ya kugundua maeneo mapya ambayo huenda singeyatambua kwa kutumia usafiri wa magari. Kuendesha baiskeli pia kuna faida za kijamii wakati mwingine huendesha baiskeli na marafiki au wanafamilia. Shughuli hii huimarisha urafiki, huleta mazungumuzo na hujenga mshikamano. Safari ya pamoja ya baiskeli huwa na kumbukumbu nzuri na hufanya mazoezi yawe ya kufurahisha zaidi. Hata hivyo napenda kuendesha baiskeli kwa tahadhari na usalama. Mimi huvaa vifaa vya kujikinga kama kofia ngumu na kuhakikisha baiskeli iko katika hali nzuri kabla ya kuanza safari. Usalama ni muhimu hasa ninapoendesha barabarani au katika maeneo yenye magari mengi. Zaidi ya hayo kuendesha baiskeli hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Safari ndefu zinahitaji subira nguvu na maandalizi. Kupitia baiskeli ni mejifunza kuwa na subira kueka malengo madogo na kuyafikia hatua kwa hatua. Mafunzo haya hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Kwa ujumla mimi napenda kuendesha baiskeli. Kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema hunipunguzia msongu wa mawazo hunipa uhuru na hunifanya nichangie katika kulinda mazingira. Ni shughuli rahisi lakini yenye manufaa makubwa. Kwangu kuendesha baiskeli sio njia tu ya mazoezi au kusafiri. Bali ni mtindo wa maisha unaoniletea furaha amani na ustawi wa.

Napendelea kulala mapema na kuamka najua kwa sababu mtindo huu wa maisha ulifanya nijisikia mwenye afya, mtulivu na mwenye mpangilio mzuri wa siku. Kuamka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku. Wakati kulala mapema huni hakikishia mapumziko ya kutosha. Kwa maoni yangu, ratiba hii hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi na kudumisha usawa wa mwili na akili. Kwanza kabisa napenda kuamka na jua kwa sababu asubuhi huwa na utulivu wa kipekee. Wakati huu mazingira huwa kimya, hewa ni safi na akili yangu iko katika hali zuri ya kufikiri. Kuamka mapema hunipa nafasi ya kupanga siku yangu, kutafakari au kufanya shughuli kidogo kabla ya majukumu. Kabla ya majukumu makubwa kwanza. Utulivu wa asubui hunifanya nijisikie ni kiwa tayari kukabiliana na changamoto za kazi. Pili, kuamka mapema hunisaidia kuwa na nidhamu na mpangilio mzuri wa muda. Ninapoanza siku mapema ninamuda wa kutosha wa kufanya majukumu yangu bila haraka. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nifanya kazi kwa umakini zaidi. Kuamka mapema hunifanya niheshimu muda na kuwa na uthibiti bora wa ratiba yangu. Sababu nyingine inayofanya nipende kuamka ni jua na jua nifaida za kiafya. Mwili wa binadamu unaendana vizuri na mzunguko wa asili wa mchana na usiku. Kuamka na jua hunisaidia kudumisha saa ya mwili, kuboresha usingizi na kuongeza nguvu. Pia hunifanya nijisikie mwenye amasa na mtazamo chanya siku nzima Hata hivyo kuamka mapema akuwezekani bila kulala mapema ndiyo maana naendelea pia kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha kulala mapema hunipa muda wa kupumzika vizuri kurejesha nguvu za mwili na kuanda akili kwa siku inayofuata Ninapo lala mapema mimi huamka nikiwa na nguvu na bila uchovu kulala mapema pia hunisaidia kuepuka tabia zisizo na faida za usiku wa manane kama kutumia muda mwingi kwenye simu kwenye simu au televisheni kwa kulala mapema Mimi nakikisha kuwa Ninalinda afya yangu ya akili na macho na pia napunguza uwezekano wa kukosa usingizi hii hunisaidia kuwa na maisha yenye nidhamu na malego Napenda pia mtindo huu kwa sababu unipa huiyano mzuri kati ya kazi na mapumziko. Usiku ninapolala mapema na acha mawazo ya kazi na kujipa nafasi ya kupumzika. Asubui ninapo amka mapema nakuwa tayari kufanya kazi kwa bidi. Uwiyano huu hunifanya nijisikia mwenye furaha na kuridhika. Hata hivyo, natambua kuwa si kila mtu anaye pendelea kuamka mapema wapo wanaofanya kazi vizuri zaidi Lakini kwangu kuamka najua na kulala mapema kuna nifaa zaidi kulingana na mahitaji yangu na mtindo wa maisha yangu Kwa ujumla napendelea kuamka najua na kulala mapema Kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema nidhamu, utulivu wa akili na matumizi bora ya muda mtindo huu hunifanya nianze siku kwa nguvu na kuimaliza kwa amani kwangu kuamka mapema si adhabu Bali ni zawadi ya kupata mwanzo mzuri wa kila siku.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu kwa sababu ni msingi wa mahusiano bora. Iwe ni ya kifamilia, kirafiki, kikazi au kijamii. Uaminifu hujenga daraja la imani kati ya watu na hufanya mawasiliano, ushirikiano na upendo viwe kwa vya kweli na vya kudumu. Bila uaminifu ni vingumu sana kuishi kwa amani na kuelewana na wengine. Kwanza kabisa napenda uaminifu kwa sababu huleta amani ya moyo. Ninapojua kuwa mtu ni mwaminifu nahisi nipo salama kushirikiana naye mawazo siri au mipango yangu. Uaminifu hunipa uhakika kuwa maneno na matendo ya mtu uyo yanaendana. Hii hunipunguzia hofu ya kudanganywa au kusalitiwa. Na kunifanya nijisikie huru kwa kuwa mimi mwenyewe Pili, uaminifu hujenga mahusiano imara na ya kudumu mahusiano mengi huvunjika kwa sababu ya uongo, usaliti au kukosa uaminifu mtu mwaminifu huweka msingi mzuri wa uhusiano kwa sababu anaonyesha ukweli unawazi Ninapo kutana na mtu mwenye tabia hii huwa tayari kuekeza mda na nguvu katika kujenga uhusiano wa mda mrefu naye sababu nyingine inayofanya nipende uaminifu ni kwa sababu huonyesha maadili mema na utu mtu mwaminifu mara nyingi huwa na heshima kwa wengine na kwa nafsi yaka kusema ukweli ata pale ambapo ni vingumu na kuchukua uajibikaji kwa matendo yake Tabia hii hunivutia kwa sababu inaonyesha mtu alie imara kimaadili. Uaminifu pia ni muhimu sana katika mazigira ya kazi. Inapofanya kazi na watu waminifu, mimi kazi huenda huwa rahisi zaidi na kunawazi katika majukumu, mawasiliano na matarajio. Mtu mwaminifu hutimiza ahadi zake na kufanya kazi kwa bidi bila hila. Hii huongeza ufanisi na hujenga timu imara yenye mshikamano zaidi ya ayo uaminifu huleta heshima ya pande zote. Mtu anapokuwa mwaminifu hujijengea heshima mbele ya wengine, hata pale anapokosea. Ukweli wake humfanya aleweke na kusamehewa kwa urahisi. Ninaheshimu sana watu wanaokiri makosa yao na kusema ukweli badala ya kujificha nyuma ya vizingizio. Napenda pia uaminifu kwa sababu hujenga uwazi katika mawasiliano. Mtu mwaminifu husema anachomaanisha na umanisha anachosema. Hii hupunguza kutoelewana na migogoro isiyo ya lazima. Mawasiliano ya wazi, hunifanya nijisikie kuwa uhusiano ni wakweli na unamwelekeo mzuri hata hivyo, napenda uaminifu unaoambatana na hekima na huruma kusema ukweli haimanishi kumuumiza mwenzako kwa maneno makali mtu mwaminifu wa kweli, husema ukweli kwa heshima na kwania ya kusaidia Sikwa kuumiza, tabia hii huonyesha ukomavu wa kiakili na kihisia Zaidi ya uaminifu, napenda pia tabia zinazounga mkono uaminifu kama huajibikaji, unyenyekevu na heshima Lakini uaminifu hubaki kuwa msingi wake bila uaminifu, tabia nyingine zuri upoteza maana yake Hivyo basi, mimi napenda uaminifu manake nitabia inayofanya watu waishi kwa kuaminiana, kushirikiana na kusaidiana. Kwangu, mtu mwaminifu ni azina adimu na yenye thamani kubwa katika maisha.

Kazini ninapokutana na makosa mimi hujitahidi kuyashugulikia kwa uwajibikaji, utulifu na niya ya kujifunza. Badala ya kuyaficha au ya kuyakimbia, ninamini kuwa makosa ni sehemu ya kazi na ya ukuwaji wa mtu kitaaluma. Jambo la muhimu si kuepuka makosa kabisa, bali ni namna unavyo kabili na kujifunza kutokana na ayo. Kwanza kabisa ninapogundua kuwa nimefanya kosa. Ninakiri kwa uaminifu sijaribu kulaumu wengine au kutuafisi ingizia. Kukiri kosa mapema hunisaidia kulirekebisha kabla halijawa kubwa zaidi. Pia huonyesha uwajibikaji na uaminifu wangu kwa wakubwa na wezangu kazini. Ninaamini kuwa kusema ukweli kujenga heshima hata kama kosa li lenyewe li alifuraishi. Pili baada ya kukiri kosa nini hutafuta kuelewa chanzo chake. Ujiuliza maswali kama kosa limetokia kwanini, je ni ukusefu wa umakini, ujuzi, mawasiliano au mda. Kuchambua chazo hunisaidia kuepuka kurudia kosa lilo hilo. Hatua hii ni muhimu kwa sababu usaidia kubadili kosa kuwa somo la kujifunza. Hatua inafuata ni kuchukua hatua za kurekebisha kosa. Ikiwa kuna jia ya kulirekebisha, mimi hujitahidi kufanya hivyo araka iweza kanafyo. Ninashirikiana na wezangu au wakubwa pale ni inapuitajika, ilikuwa kikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi. Lengo langu uwa ni kupunguza athari za kosa na kurejesha hali ya kawaida kazini. Zaidi ya ayo, mimi hujitahidi kujifunza kutokana na kosa. Kila kosa hubeba funzo fulani. Baada ya kulirekebisha, nini utafakari ninini nilicho jifunza na nitabadili nini ili lisitoke tena. Mimi huwa ninaandika kumukumbu au kueka atuwa mpia za kazi ili kuboresha utendaji wangu. Ninapo shugulikia makosa kazini pia ujitahidi kuthibiti hisia zangu. Kosa linaweza kusababisha haibu, ofu au musongo wa mawaza Lakini kuruusu isia izi zita wale kunaweza kufanya ali iwe mbaya zaidi Badala yake mimi ujaribu kubaki mtulifu kufikiri kwa busara na kuzingatia suluisho utulifu unisaidia kufanya maamuzi bora katika ata katika hali ngumu Pia mimi ujifunza kupokea murejesho kwa moyo wazi Wakati mwingine, wakubwa haweza angu wanaweza kunikosua au kunisheuri kuhusu kosa nililofanya. Badala ya kujiami, mimi usikiliza kwa makini na kuchukua usheuri wao kama fursa ya kujiboresha. Mwolejeshe wa kujenga unisaidia kukua kitaaluma na kuongeza ufanisi wangu kazini. Katika kushugulikia makosa, mimi huwe kakipa umbele kuzuhia makosa ya jayo. Barada ya kosa, mimi naimarisha umakini wangu na kikisha nimemboreshe mawasiliano na kuongeza maandalizi kulingana na funzo ni ilopata. Hii unisaidia kuwa mfanyi kazi bora na mwenye uzoefu zaidi. Zaidi ya yo, mimi ujitahidi kuwa eshimu wengine, ata ni napokosea. Ni atambua kuwa makosa yangu ya naweza kuwaadhiri wezangu au kazi ya timu Diyo maana naomba rathi pale inapofaa na kujitahidi kurenjesha imani yao kupitia vitendo na uwajibikaji Hivyo basi naona makosa si mwisho wa safari bali ni daraja la kuelekea kwenye uboreshaji na mafanikio Kwa mtanzamo huu, makosa unifanya niwe mfanya kazi mwenye hekima zaidi, uzoefu na uwajibikaji mkubwa kazini.

Napenda kula inchi ya nyumbani katika mikahawa midogo ya karibu na pia kwenye maeneo ya wazi kama mustani au ufukweni. Kwa sababu unipa mchanganyiko waladha zuri, mazigira ya kupendeza na isia ya kubadilisha ratba ya kawaida ya nyumbani. Kula nje unipa fursa ya kufuraiya, chakula kwa namna tofauti na pia unisaidia kupumzika kia kili. Kwanza kabisa napenda kula katika mikahawa midogo na yakawaida Asa hile hinaye udumia chakula cha asili au cha nyumbani mikahawa hii mara nyingi huwa na chakula chenye ladha ya pekee Kilicho andaliwa kwa uangalifu na mapenzi Pia mimi uisi ukaribu zaidi na waudumu Jambo linalofanya uzoefu wakula uwe waki nafiki na wakupendeza mazigira yake huwa ya utulifu na unifanya nijisikie uru pili napenda kula kwa sababu ya madhari na mazingira. Maa mikawa hilio na nafasi zawazi, bustani au madhari ya kufutia, unifutia sana. Kula chakula ni kiwa na upepo, mwanana na kutazama mazigira mazuri unifanya ni furaie zaidi mlowangu. Mazigira mazuri uongeza amu ya kula na kufanya mda wachakula uwe wakufuraisha sababu nyingine hinayofanya nipende kula nje ya nyumbani ni uwezo wakujaribu vya kula vipya mikahawa unipa fursa ya kuonja ladha, tofauti na mitindo mipya ya upishi ambayo siipati nyumbani Kuonja chakula kipya unipanua upeo wangu waladha na kunifanya nidhamini utamaduni wafyakula mbalibali Hii unifanya kila safari ya kula inche iwe kama uzoefu mpya wakujifunza Napenda pia kula inche katika maeneo ya wazi kama bustani au ufukweni Asa wakati wa mapumziko au weekend kuchukua chakula na kukila nikiwa nimekaa chini ya miti au karibu na bahari unipa isia za uhuru na furaha. Mazigira ya asili uongeza ladha ya chakula na unifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile. Kula inje pia unipa fulsa ya kushirikiana na wengine. Iwe ni familia, marafiki au wezangu wa kazi. Kula pamoja inje uimarisha mahusiano, mazungumzo kuwa mepesi, vicheko vinaongezeka na kila mtu ufurai ya muda wa pamoja. Kula inje unifanya nijisikia kuwa sehemu ya jamii na kunisaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii. Zaidi ya hayo, napenda kula inje kwa sababu unipa mapumziko kutoka kwenye majukumu ya kupika na kusafisha. Wakati mwingine kula inje unifanya ni pumzike na kujifuraisha bila kuwaza kuhusu kazi ya nyumbani. Hii unisaidia kurenjesha nguvu na kuongeza furaha ya maisha ya kila siku Hata hivyo, ninapenda kula inje kwa uwiano na kiasi. Mimi uchagua maeneo yenye usafi, chakula chenye afya na bei inayolegana na ubora. Pia mimi ujitaidi kutozidisha kula nche ili kudumisha afya na bajeti yangu. Kula nche ni burudani na mapumziko. Sii tabia ya kila siku. Kwa ujumla mimi, ninapenda kula inche ya nyumbani katika mikahawa midogo, maeneo ya wazi, na sehemu zenye mazigira mazuri kwa sababu unipaladha, utulifu, na furaha ya kijamii. Nijia ya kujifuraisha, kuonja vitu mpya, vipya, na kushirikiana na wengine. Kwa ngu kula inje sii kuhusu chakula Bali ni kuhusu uzoefu mzima unaoleta furaha na kumbukumbu zuri.

Napenda kusoma vitabu vya maarifa, hadithi za kubuni kama vile ya riwaya na vitabu vya kujikuza. Kwa sababu hunipa mchanganyiko wa elimu, burudani na ukuaji wa kiakili. Kusoma vitabu ni mwojawapo ya shuguli ninazothamini sana. Kwani hunisaidia kupanua mawazo, kuongeza kuelewa, uelewa wa dunia na kunipa utulivu wa akili. Kila aina ya kitabu ni nachosoma hunipa, kitu cha kipekee kinachochangia maendeleo yangu binafsi. Kwanza kabisa napenda kusoma vitabu vya maarifa na elimu. Aina hii ya vitabu hunisaidia kuelewa masuala mbalimbali kama sayansi, historia, teknolojia na jamii. Ninavutiwa sana na vitabu vinavyoeleza jinsi mambo yanavyofanya kazi na sababu zinazochangia mabadiliko katika dunia yetu. Kusoma vitabu vya maarifa hunifanya nijisikie ninaelewa mazingira yanayonizunguka na kunisaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi katika maisha ya kila siku. Napenda sana vitabu vya riwaya. Riwaya hunipeleka katika ulimwengu tofauti, hunitambulisha na wahusika wa aina mbalimbali na kunifanya nihisi maisha mengine kupitia maneno. Napenda riwaya kwa sababu hunichangamsha kihisia, hunifanya nifikirie kwa kina na kunisaidia kuelewa hisia za mitazamo ya watu tofauti. Riwaya zuri hunifanya nisahau kwa muda changamoto za maisha na kunipa burudani ya hali ya juu aina nyingine ninayopenda ni vitabu vya kujikuza na motisha vitabu hivi hunisaidia kujitathmini, kuboresha tabia zangu na kuweka malengo ya maisha kusoma kuhusu uzoefu na mafanikio ya wengine hunipa amasa ya kufanya kazi kwa bidii na kujiamini zaidi vitabu vya haina hii unisaidia kukuza nidhamu, ujasiri na mtazamo chanya katika maisha. Napenda pia vitabu vya falsafa na mawazo ya kina kwa sababu hunifanya nijulize maswali muhimu kuhusu maisha, maadili na maana ya kuwepo. Aina hii ya vitabu hunichochea kufikiri kwa kina na kunisaidia kujenga misingi ya maamuzi yangu ya kimaadili. Ingawa wakati mwingine ni vigumu, vitabu hivi hunipa maarifa ya kudumu yanayoboresha mtazamo wangu na wa maisha. Zaidi ya hayo, mimi napenda kusoma vitabu vya kihistoria hasa vile vinavyoelezea matukio ya zamani na maisha ya watu mashuhuri. Historia hunifundisha mengi kuhusu mafanikio na makosa ya binandamu. Kusoma historia hunisaidia kuelewa chanzo cha hali ya sasa na kunipa hekima ya kuepuka kurudia makosa ya zamani kusoma vitabu vya aina tofauti hunifanya nipate uwiano mzuri kati ya elimu na burudani Wakati mwingine nachagua kitabu kizito cha maarifa na wakati mwingine nachagua riwaya nyepesi ya kuburudisha uwiano huu hunifanya nisiwe na kuchoka na kunifanya niendelee kufurahia kusoma kwa muda mrefu Hivyo basi mimi napenda kusoma vitabu vya maarifa, riwaya, kujikuza, falsafa na historia kwa sababu hunijenga kiakili, kihisia na kimaadili kusoma hunipa nafasi ya kujifunza, kufurahia na kujitafakari Kwangu, kitabu ni rafiki wa karibu kinacho niongoza, kuniburudisha na kunisaidia kukua katika hili safari ya maisha. Hivyo basi, vitabu ni muhimu sana maishani mwetu.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi, kujifunza na mawasiliano. Kwa sababu ni kifaa muhimu kinachonisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa mpangilio mzuri. Kompyuta imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku. Kwani hunirahisishia kupata maarifa, kufanya kazi kwa haraka na kuwasiliana na watu mbalimbali bila mipaka ya ubali. Kwanza kabisa ninatumia kompyuta kwa ajili ya kazi. Kazi nyingi, kazi nyingi siku hizi zinahitaji matumizi ya kompyuta. Iwe ni kuandika nyaraka, kuandaa ripoti, kufanya utafiti, au kusimamia taarifa. Kupitia programu mbalimbali kama zile za kuhariri maandishi, kutengeneza jedwali, na kuwasilisha taarifa kompyuta hunifanya. Nifanye kazi kwa ufanisi na kwa usahihi. Pia hunisaidia kuhifadhi kazi kwa urahisi na kuzirekebisha pale inapohitajika. Pili, ninatumia kompyuta kwa ajli ya kujifunza na kuongeza maarifa. Kupitia interneti, ninaweza kusoma makala, kutazama mafunzo ya mtandaoni na kushiriki kozi mbalimbali. Kompyuta hunipa fursa ya kujifunza masomo mapya kwa kasi yangu mwenyewe na kulingana na mahitaji yangu. Imenisaidia sana katika kujikuza kielimu na kitaaluma. Sababu nyingine muhimu ya kutumia kompyuta ni utafiti na kupata taarifa. Ninapotaka kuelewa jambo fulani kwa undani, kompyuta hunirahisishia kutafuta taarifa sahihi kutoka vyanzo mbalimbali. Hii hunisaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu na kuongeza uelewa wangu wa masuala tofauti. Computer hunifanya nijisikie nina uwezo wa kupata maarifa mengi kwa muda mfupi. Napenda pia kutumia computer kwa mawasiliano kupitia barua pepe, mitandao ya kijamii na majukwaa ya mawasiliano ya kazi Ninaweza kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu wa kazi kwa urahisi. Computer hunifanya niwe karibu na watu hata kama wako mbali ki geografia. Mawasiliano haya hunisaidia kujenga na kudumisha uhusiano. Zaidi ya hayo, natumia computer kwa burudani, kutazama filamu, kusikiliza muziki, kusoma vitabu vya mtandaoni na wakati mwingine kucheza michezo. Burudani kupitia kompyuta inanisaidia kupumzika Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo Hii hunifanya nijisikie nikiwa na furaha na nishati mpya kompyuta pia hunisaidia katika usimamizi wa muda na mipango Ninatumia kalenda za kidigitali Kumbukumbu na orotha ya kazi kupanga shughuli zangu za kila siku. Hii hunifanya niwe na mpangilio mzuri na kuepuka kusahau majukumu yangu. Usimamizi huu huniongeza ufanisi na nidhamu. Hata hivyo, ninatambua umuhimu wa kutumia kompyuta kwa kiasi. Matumizi kupita kiasi yanaweza kuathiri afya ya macho, mwili na hata mahusiano ya kijamii. Ndio maana mimi hujitahidi kuchukua mapumziko, kufanya mazoezi na kutumia muda nje ya screen. Uwiano huu hunisaidia kufurahia manufaa ya kompyuta bila madhara. Kwa ujumla, ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi, kujifunza mawasiliano na burudani kwa sababu hiki ni kifaa kinachorahisisha maisha ya kisasa. Kompyuta hunipa uwezo wa kufanya mengi kwa ufanisi, kujifunza bila mipaka na kuwasiliana kwa urahisi. Kwangu kompyuta sio kifaa tu cha teknolojia, bali ni chombo muhimu kinachoniwezesha kukua na kufikia malengo yangu.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii, lakini ujitahidi kuitumia kwa huwiano na malengo enye maana. Mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kisasa, ikiraisisha mawasiliano, upatikanaji wa tarifa na burudanii. Hata hivyo, naamini matumizi bora ya mitandao ya kijamii ya naitaji nidhamu na ufahamu ilikuwekuka madhara ya nayaweza kutokea. Kwanza kabisa natumia mitandao kwa ya kijamii kwa mawasiliano kupitia majukua kama WhatsApp, Facebook, Instagram. Ninaweza kuwasiliana na familia marafiki na wezangu wa kazi kwa uraisi. Mitandao hii unizaidia kubaki karibu na watu muhimu maishani ata kama tuko mbali kigeografia. Ujumbe mfupi, picha au simu za video uimarisha mausiano na kuondoa umbali. Pili, ninatumia mitandao ya kijamii kupata taarifa na habari. Kuna akaunti na kurasa nyingi zinazo sambasa habari za ndani na za kimataifa, elimu, teknolojia na maswala ya kijamii. Kupitia mitandao ya kijamii ninaweza kufahamu kinachoendelea duniani kwa haraka. Hata hivyo, kuwa makini kuchunja tarifa na kuthibiti ukweli wake ili kuepuka upotoshaji. Sababu nyingine ya kutumia mitandao ya kijamii ni kujifunza na kujikuza. Kuna makundi ya kurasa zinazotua maarifa ushauri wa kitaluuma na motisha. Watu ushiriki uzoefu wao, mafanikio, na changamoto, na changamoto, jambo linalonipa, fursa ya kujifunza kutoko kwa wengine. Mitandao ya kijamii inawaza kuwa darasa kubwa, endapo itatumika kwanjia sahihi. Napenda pia kutumia mitandao ya kijamii kwa burudani, kutazama video fupi, kusoma vichekesho, na kufuatilia fipaji mbalibali. Hii unizaidia kupumzika baada ya kazi au masoma burudani hii unipa furaha na unizaidia kupunguza musohau wa mawazo Ata hivyo, mimi ujitahidi kutozama sana katika burudani ili isichukua muda mwingi Liche ya faida zake, ninafahamu pia changamoto za mitandao ya kijamii matumizi kupita kiasi ya naweza kupoteza muda kuadhiri hafi ya akili na ata kuwaribu mausiano ya ana kwa hana Ndio maana uweka mipaka ya muda wa kutumia mitandao ya kijamii Mimi huwa naratiba malumu ya kuangalia ujumbe au kufijari ili kuepuka uraibu Pia ujitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa wajibikaji wa heshima na heshima Mimi huepuka lugha ya matusi, mabishano ya siona maana na kushiriki tarifa zisizo thibitishwa. Ninaamini kila mtiaji hana wajibu wa kuchangia mazigira mazuri na yenye heshima mtandaoni. Tabia jema, mtandaoni huonyesha utu na madili ya mtu. Zaidi ya hayo, mimi ujitahidi kulinda faraga na usalama. Situmii tarifa binafsi ovyo na uwa makini kuhusu watu nina warusu kunifuata au kuwasiliana nami. Atua hizi unizaidia kutumia mitandao ya kijamii kwa usalama na amani ya akili. Mitandao ya kijamii ni chombo chenye nguvu sana na inapachukuliwa kwa jia sahihi inaweza kuboresha maisha kwangu. Kwangu matumizi bore ya mitandao ya kijamii ni yale ya nayongeza zamani, maarifa na mausiano bila kuadhiri afya au malengo ya maisha.

Napendelea suruali kuliko sketi. Na sababu za upendeleo uo zinatokana na faraja, matumizi ya kila siku, mtindo wa maisha, pamoja na mazingira ninayojikuta nipo. Suruali imekua vazi ni linalotumika, linalotumiwa sana katika jamii nyingi duniani. Kwa sababu inatoa uhuru wa harakati na urahisi wa kufanya shughuli mbalimbali bila kizoezi kikubwa. Kwa mfano unapokuwa kazini, shuleni au hata na usafiri, suruali hutoa hali ya kujiamini kwa sababu ukwezesha kutembea, kukaa, kuinama na kukimbia bila wasiwasi. Kwanza kabisa swala la faraja lina mchango mkubwa katika upendeleo wangu wa suruali. Suruali mara nyingi hutengenezwa kwa vitambaa vinavyonyumbulika kama pamba, jeans au vitambaa mchanganyiko vinavyoruhusu ngozi kupumua. Hii hufanya iwe rahisi kuvaliwa. Kuvaliwa kwa muda mrefu bila kuhisi usumbufu. Sketi hasa zile fupi au zinazobana wakati mwingine huleta changamoto ya kujistiri, vizuri au kujiskia huru. Hasa unapohusika na shughuli nyingi. Suruali pia ni ya vitendo zaidi katika mazingira mengi. Kwa mtu anayefanya kazi zinazohitaji kusongea sana au kufanya kazi ya za mikono, suruali hutoa ulinzi bora, dhidi ya vumbi, miba, au hali ya hewa kama baridi na upepo. Sketi kwa upande mwingine, mara nyingi hufaa zaidi katika mazingira rasmi au hafla maalumu kama sherehe, ibada, au mikutano fulani. Hivyo, kwa matumizi ya kila siku, suruali huonekana kuwa chaguo linalofaa zaidi. Tatu, suruali ina aina nyingi za mitindo. Zinazokithi ladha tofauti. Kuna suruali la jeans kwa mtindo wa kawaida, suruali za kitambaa kwa hafla rasmi, suruali za michezo kwa mazoezi, na hata suruali pana kwa mtindo wa kisasa Hii inamaana kwamba mtu anaweza kuvaa suruali katika karibu kila tukio ila kuonekana kinyume na mazingira sketi pia zina mitindo mbali mbali Lakini mara nyingi hutazamwa kama vazi maalum zaidi kuliko la matumizi ya kila siku Haitha, suruali hutoa uhuru wa kujiamini kwa baadhi ya watu kuvaa suruali kunaweza kumfanya mtu ajiskie salama zaidi. Hasa anapokuwa maeneo ya uma au anapopanda viombo vya usafiri. Hisia hii ya usalama huongeza kujiamini na kufanya mtu ajihisi huru kushiriki shugli bila wasiwasi wa mavazi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba sketi hazina umuhimu. Sketi zina mvuto wa kipekee, uzuri na heshima katika tamaduni nyingi. Kwa baadhi ya hafla, sketi huonekana nadhifu na niya maridadi zaidi. Pia katika hali ya hewa ya joto kali, sketi pana zinaweza kuwa na faraja kubwa. Hivyo, ingawa napendelea suruali, mimi ninatambua kuwa sketi zina nafasi yake na dhamani yake katika maishi ya kila siku. Hivyo kwa ujumla ningependa kusema upendeleo wangu wa suruali unatokana na urahisi, faraja na matumizi mapana. Hata hivyo chaguo la kuvaa suruali au sketi hutegemea mtu binafsi, mazingira na tukio husika. Kila vazi lina uzuri wake na umuhimu zaidi ni kuvaa kile kinachokufanya ujiskie vizuri, huru na mwenye kujiamini.

Nikiwa utotoni nilikuwa napenda kufanya mambo mengi ya liyo nipa furaha na fasi ya kujifunza na kunifanya nijisikie huru. Kipindi cha utoto ni wakati wa kudadisi, kucheza bila mipaka na kuota ndoto kubwa bila hofu ya kushindwa. Kila siku ilikuwa kama safari mpya ilio jaa mshangao na uzoefu wa kipekee. Moja ya mambo ni lio penda sana utotoni ilikuwa kucheza na marafiki, michezo ya nje kama kukimbizana, kuruka kamba, kucheza mpira, na michezo ya kufikirisha kama mafumbo ilikuwa fusehemu kubwa ya muda wangu. Michezo hii haikuwa ya kujifuraisha tu, bali ili nifundisha kushirikiana na wengine, kufuata sheria na kukubali kushinda au kushindwa kwa amani. Kupitia michezo nilijifunza humuimu wa hurafiki na mshikamano. Pia nilipenda sana kuchora na kuandika. Nilifurahia kuchukua karatasi na kalamu na kujaribu kuchora vitu nilivyoviona au nilivyovikiria akilini. Wakati mwingine nilichora nyumba, miti, wanyama au hata wahusika wakufikirika. Kuandika handithi fupi au sendenzi raisi kulinisaidia kuonyesha mawazo yangu na ya kunipa furaha ya kuona fikra zangu zikichukua umbo. Shuguli hizi zilinijenga kuwa mtu waubunifu na kunipa hujasiri wa kujieleza. Kusoma vitabu vya handithi pia ilikuwa sehemu muimu ya utoto wangu. Nilipenda kusikiliza hau kusoma adithi zilizojaa mafunzo na maadili. Adithi zilinifundisha tofauti kati ya mema na mabaya, umuimu wa bidii na dhamani ya kuwa na moyo wa huruma. Kupitia adithi nilisafiri katika ulimwengu wa kufikirika na kukutana na wahusika walioku wa jasiri, waaminifu na wabunifu. Zaidi ya ayo, nilifurahia kusaidia nyumbani kwa jia ndogo-dogo, igawa haikuwa kazi zito, nilijisikia fahari nilipopewa jukumu na kufagia, kuhosha vyombo, au kusaidia kupanga vitu. Hii hili nifundisha uwajibikaji na kunifanya niisi kuwa sehemu muimu ya familia. Pia hili nisaidia kuelewa kwamba kila mtu anamchango wake katika maisha ya kila siku. Nilikuwa pia napenda kuuliza maswali mengi. Kila kitu kilinifanya niwe na sheuku ya kujua kwanini hanga ni la blue mvua inatoka wapi au kwanini watu ufanya mambo kwanjia fulani. Maswali haya ya linionyesha amu yangu ya kujifunza na kuingudua huli muengu unao nizunguka. Ingawa wakati mwingine, maswali yangu ya lionekana mengi ya likuwa musingi wa kukuza fikra na maarifa. Kwa hujumla, utoto wangu ulikuwa kipindi cha kujifunza kupitia furaha, kila mchezo, kila mchoro na kila antithi ilinijenga hatua kwa hatua. Mambo nilio penda kufanya utotoni yali nisaidia kukuza tabia, maadili, na ndoto ambazo zinaendelea kuniadhiri hadi wa leo. Utotoni zawadi ya kipekee na kumbukumbu zaidi ubaki kuwa chanzo cha tambazamu na motisha katika maisha ya baadaye.

Ninaishi katika mahali penye utulivu na mazingira yanayonifanya nijisikie salama na huru. Ni eneo linalochanganya maisha yangu ya kijamii, shuguli za kila siku na nafasi ya mtu kupumzika baada ya siku ndefu. Mahali ninapoishi, sio tu makazi. Bali pia ni sehemu yenye kumbukumbu, mahusiano na uzoefu unaounijenga kila siku. Mazingira ya eneo ninapoishi yana mafuto wa kipekee, kuna mchanganyiko wa majengo ya makazi, barabara zinazopita karibu, na eneo ya wazi kama bustani au viwanja ambapo watu hukutana. Asubui, eneo huwa na eneo hili huwa na hewa safi na utulivu Huku usiku, huku sauti za dege au watu wanaowanza shuguli zao za siku zikiashiria mwanzo wa maisha mapya ya kila siku jioni hali hubadilika kidogo watu hurudi nyumbani, watoto hucheza na majirani hukutana kubadilishana salamu Pili, jamii inayonizunguka ina mchango mkubwa katika kunifanya nipende mahali ninapoishi. Majirani wengi ni wakarimu na wanapenda kusaidiana. Kuna hali ya mshikamano, hasa wakati wa sherehe, misiba au shughuli za kijamii. Kuishi mahali ambapo watu wanajuana na kuheshimiana hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, si mtu aliye pweke. Kuhusu huduma muhimu, mahali ninapoishi pana urahisi wa kupata vitu vya msingi, kuna maduka ya karibu, kwa ajili ya chakula na mahitaji ya kila siku. Shule kwa watoto na vituo vya afya vinavyoweza kufikiwa bila shida kubwa. Usafiri pia ni wa kuridhisha, barabara zinaruhusu magari na vyombo vya usafiri wa umma kupita kwa urahisi. Jambo linalorahisisha kuenda kazini au katika shughuli nyingine. Hali ya hewa katika eneo ninapoishi pia ina mchango katika maisha kila siku. Kuna nyakati za jua kali ambazo huitaji mtu kuvaa nguo nyepesi na kunywa lmaji mengi. Na pia kuna nyakati za baridi au mvua zinazohitaji maandalizi maalum. Mabadiliko haya ya hali ya hewa hufanya maisha yawe na ladha tofauti na kunifundisha kujiandaa kulingaba na mazingira. Nyumbani kwangu penyewe ni sehemu ninayodhamini sana. Ni mahali pa faraja na mapumziko. Ndani yake nina nafasi ya kufanya mambo ninayopenda kwa kusoma, kupumzika au kutumia muda na familia. Nyumba inanipa hisia ya usalama na utulifu hasa baada ya kukumbana na changamoto za nje. Hapa ndipo ninapojipanga upya kiakili na kihisia. Zaidi ya yote, mahali ninapoishi lina ma pana maana ya kihisia kwangu. Ni sehemu ambayo imenishuhudia nikikua, nikijifunza, na nikikabiliana na changamoto mbalimbali. Kila kona ina hadithi yake, iwe ni barabara niliopita mara nyingi, jirani niliyemzoeya, au tukio nililonipa funzo muhimu. Haya yote yanaufanya mtaa au eneo langu kuwa zaidi ya ramani, ni sehemu ya maisha yangu. Kwa ujumla, mahali ninapoishi ni mchanganyiko wa mazingira mazuri, watu wenye moyo wa kijamii na fursa ya kuishi maisha ya nyenye usawa. Ingawa hakuna mahali palipo kamili, ninathamani sana na kuthamini ya kwamba mahali ninapoishi pana sababu manake pananipa nafasi ya kukua, kupumzika na kuendelea kujenga ndoto zangu za maisha.

Ningependa kuona maendeleo mbalibali katika jamii ambayo yanalenga kuboresha maisha ya watu kwa ujumla, kuimarisha mshikamano na kuwakikishia kila mtu anapata fursa sawa za kufanikiwa. Maendeleo ya kweli siyo tukujenga majengo au barabara, bali ni kuboresha maisha ya binadamu kwa misingi ya elimu, afya, uchumi, maadili na mazingira. Kwanza kabisa ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu. Elimu ndiyo msingi wa maendeleo ya jamii yoyote. Ningependa kuona shule zenye miundo mbinu bora, walimu walio pata mafunzo ya kutosha, na vifaa vya kujifunzia vinavyopatikana kwa urahisi na ule kwa wanafunzi wote bila kujali hali ya kiuchumi. Pia, elimu inapaswa kuzingatia study za maisha, ubunifu na matumizi ya teknolojia ilikuwasaidia vijana kujianda kwa changamoto za dunia ya kisasa. Pili, katika huduma za afya, zinapaswa kuimarishwa zaidi. Mimi ningependa kuona vituo vya afya vilivyo karibu na wanachi, vyenye vifaa vya kisasa na wahudumu wa afya wenye ueledi na maadili mema. hUduma za afya zinapaswa kuwa nafuu ili kila mtu aweze kupata matibabu bila hofu ya gharama kubwa. Pia, elimu ya afya asa kuhusu lishebora usafi na kinga ya magojwa ni muhimu ili kuzuia matatizo kabla hajatokea. Katika upande wa uchumi na ajira, ningependa kuona maisha, kuona jamii inayowezesha watu kujitengemea. Hii inaweza kupatikana kupitia kukuza ujasiliamali, kutoa mafunzo ya ufundi na kuunda mazingira rafiki kwa biashara ndogo na zakati. Vijana na wanawake wanapaswa kupewa nafasi na rasili mali za kuanzisha miradi itakayo wapa kipato na kuchangia maendeleo ya jamii nzima. Maendeleo ya maadili na mshikamano wa kijamii pia ni muhimu sana. Ningependa kuona jamii yenye heshima, uaminifu na uwajibikaji. Hii inajumuisha kupunguza vitendo, vya rushwa, ubaguzi na ukatili. Na badala yake kukuza mazungumzo, ushirikiano na kueshimiana. Jamii yenye maadili imara uwa na imani na maendeleo ya kudumu. Vile vile, maendeleo katika huifadhi wa mazigira ni jambo la lazima. Ningependa kuona jamii inayojali mazingira kwa kupanda miti, kusimamia taka vizuri na kutumia nishati safi. Mazingira bora uchangia afya njema, uchumi endelevu na maisha bora kwa vizazi vijavyo. Elimu kuhusu mazingira inapaswa kuanza mapema ilikuwa jenga wananchi wenye uelewa na uwajibikaji. Mwisho ningependa kuona maendeleo katika utawala na ushiriki wa wananchi. Wanachi wanapaswa kushirikishwa katika maamuzi yanayo wahusu. Na viongozi pia wanapaswa kuwa na uwazi na kuwajibika. Demokrasia ya kweli ujengwa pale ambapo sauti za wanafunzi zinasikilizwa na wananchi pia zinasikilizwa na haki inatendeka kwa wote Hivyo basi kwa ujumla mimi maendeleo ni na yotamani kuyaona katika jamii ni yale ni yana yomuweka binadamu katikati yale ya nazingatia elimu, afya, uchumi, maadili, mazingira na utawala bora maendeleo ya aina hii ujenga jamii imara, yenye amani na yenye matumaini ya maisha bora. Kwa sasa na kwa siku zi jazo.

Pale kazini nina shugulikia muda kwa umakini na nidhamu kwa sababu ninaamini muda ni rasilimali muhimu sana ambayo haiwezi kurejeshwa. Namna ninavyo hutumia muda wangu kazini inaadhiri moja kwa moja, ubora wa kazi, ufanisi na ata hali yangu ya kisaikolojia. Kwa hiyo, nimejifunza kuweka mikakati mbali mbali ya kunisaidia kutumia muda vizuri na kufanikisha majukumu yangu kwa wakati unaofaa. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kupanga ratiba ya kazi mapema. Kila asubuhi au hata mwisho wa siku iliopita, mimi huwa naandika horodha ya majukumu ninayopaswa kufanya. Majukumu haya mimi huyapanga kulingana na kipaumbele nikianza na yale muhimu na yenye muda mfupi wa kukamilika. Mpangilio huu hunisaidia kuepuka, kuchanganyikiwa na kunifanya nijue wazi ninachopaswa kufanya katika muda wa kila siku. Pili ninajifunza kugawanya kazi kubwa katika sehemu dogodogo. Badela ya kuangalia kazi kama mzigo mkubwa unaotisha naigawa katika hatua dogo zinazoweza kufanywa kwa urahisi. Njia hii hunisaidia kuendelea mbele hatua kwa hatua bila kupoteza motisha. Na pia hunipa hisia ya mafanikio kila ninapokamilisha sehemu fulani ya kazi. Ninajitahidi kupunguza usumbufu kazini. Hii inausisha kuthibiti matumizi ya simu, mitandao ya kijamii, au mazungumzo yasio ya lazima wakati wa kazi. Ninapo hitaji kuzigatia kazi ambayo inahitaji umakini mkubwa mimi huweka muda maalum wa kufanya kazi bila usumbufu. Baada ya hapo ninaweza kuchukua mapumziko mafupi ili kupumzisha akili Pia ninatambua umuhimu wa mapumziko mafupi kufanya kazi mfulilizo bila kupumzika kunaweza kupunguza ufanisi Kwa hiyo mimi huchukua mapumziko mafupi ili kunyoosha mwili, kunywa maji au kupumua kwa kina mapumziko haya hunisaidia kurejesha nguvu na kuongeza umakini ninaporudi kazini Zaidi ya hayo, ninapenda kufanya kazi kwa ushirikiano pale inapoitajika. Kushirikiana na wezangu hunisaidia kugawana majukumu, kubadilishana mawazo na kumaliza kazi kwa haraka na kwa ubora mzuri. Mawasiliano mazuri kazini hupunguza upotevu wa muda unaotokana na kutoelewana au makosa yanayoweza kuepukika. Pia, ninajifunza kutathmini matumizi ya muda wangu. Mwisho wa siku au wiki, mimi hujiangalia na kujiuliza. Ni kazi zipi zilichukua muda mwingi kuliko ilivyopangwa na kwanini. Tathmini hii hunisaidia kuboresha mipango yangu ya badae na kuepuka makosa yale yale. Mwisho kabisa ninazingatia nidhamu binafsi ata kwa ratiba zuri. Mimi bila nidhamu najua ni rahisi kupoteza mwelekeo naamini hivyo. Hivyo basi, lazima nijitume, niheshimu muda wa kazi na niwajibike kwa majukumu yangu ambayo hunisaidia kutumia muda vizuri na kufikia malengo niliyoweka. Kwa ujumla, ninashugulikia muda kazini kwa kupanga, kuweka vipaumbele, kupunguza usumbufu na kudumisha nidhamu. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kufanikisha malengo yangu ya kikazi kwa wakati unaofaa.

Ndio, mimi napenda sana kutembea kwa miguu na ni mojawapo ya shughuli ninazothamini katika maisha ya kila siku. Kutembea kwa miguu, sio tu njia ya kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Bali pia ni fursa ya kujifunza, kujitunza kiafya, kutuliza mawazo na kuungana na mazigira ya yanayonizunguka. Kila ninapotembea, ninahisi kama ninapata muda kujitambua na kufurahia mambo madogo ambayo mara nyingi hupuuzwa tunapotunia vyombo vya usafiri. Kwanza kabisa, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ya faida za kiafya. Kutembea ni mazoezi rahisi lakini yenye manufaa makubwa. Hunisaidia kuimarisha moyo, misuli ya miguu na kuboresha mizunguko mzunguko wa damu mwilini. Tofauti na mazoezi mazito yanayohitaji vifaa maalumu kutembea hakuhitaji maandalizi mengi. Kinachohitajika ni viatu vizuri na nia. Pia kutembea mara kwa mara husaidia kudhibiti uzito wa mwili na kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari. Pili, kutembea kwa miguu hunipa amani ya akili na utulivu wa moyo. Ninapotembea, hasa katika mazingira yenye miti, hewa safi, au barabara tulivu, mawazo yangu hupungua mzigo. Ni muda wa kutafakari, kupanga mipango, au hata kuachilia mawazo yaliyo sababisha msongo wa mawazo. Wakati mwingine kutembea kiyia kiyia huku nikisikiliza sauti za mazingira, hunisaidia kuliko hata kukaa mahali pa moja. Sababu nyingine inayonifanya nipende kutembea ni huru ninaupata, kutembea kunanipa nafasi ya kusimama, kugeuka, na au kubadilisha mwelekeo wote ninaotaka bila vizuizi. Ninaweza kusimama, kununua kitu, kuzungumza na jirani, au kutazama manthari kwa makini. Huru huu hunifanya nijisikie huru zaidi kuliko ninapotumia gari au pikipiki. Mara nyingi mtu hupita haraka bila kuzingatia kinachozungumza, kinachomuzunguka wakati anatumia pikipiki. Hivyo basi, nimi napata huru wakati ninatembea na miguu. Pia kutembea kwa miguu hunisaidia kuijua vizuri jamii ninayoishi. Unapotembea unawaona watu, biashara ndogo, watoto wakicheza na shughuli za kila siku za jamii. Hii hujenga hisia ya kuwa sehemu ya jamii na kukuza mahusiano ya kijamii. Mara nyingi salamu za barabarani au mazungumzo mafupi na watu ninaokutana nao huongeza ukaribu na mshikamano kutembea pia ni rafiki wa mazingira Mimi nikichagua kutembea badala ya kutumia usafiri ambao nikitumia magari na weza tumia mafuta kwa ubali mfupi Hivyo basi nikitembea ninachangia kupunguza uchafuzi wa hewa na kelele Ingawa mchango wangu unaweza kuonekana mdogo, ninaamini kuwa tabia dogodogo zikifanywa na watu wengi zinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mazingira yetu. Hata hivyo, ninatambua kuwa kutembea kwa miguu kuna changamoto zake, wakati mwingine hali ya hewa kama jua kali au mvua inaweza kufanya iwe ngumu. Pia miundombinu duni kama barabara zisizo na njia ya waenda miguu inaweza kuwa hatari. Licha ya changamoto hizi mimi ninajitahidi kuchagua nyakati na njia salama ili kuendelea kufurahia kutembea. Kwa ujumla napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni shughuli rahisi lakini yenye thamani kubwa. Na ninaamini kuwa kutembea kwa miguu ni zawadi ambayo Kila mtu anaweza kufurahia ikiwa ataipa nafasi katika maisha yake ya kila siku.

Ninapotaka kustarehe mimi uchagua kufanya mambo mbali mbali yanayo nisaidia kupumzisha mwili, akili na hisia. Kustarehe ni jambo muhimu sana katika maisha asa baada ya siku ndfu ya kazi au majukumu mengi. Bila mapumziko ya kutosha, mtu anaweza kuchoka kupita kiasi, kupoteza hamasa au hata kuathirika kiafya. Ndio maana ni najitahidi kutenga muda maalumu wa kujituliza na kujipa nafasi ya kujijali. Mojawapo ya njia ni nazopenda sana za kustarehe ni kukaa kimia na kupumzisha akili. Wakati wengine nachagua kukaka mahali tulifu, labda chumbani au inje kwenye mazigira yenye hewa safi. Kisha na pumua kwa kina na kuwacha mawazo ya kazi au matatizo yapite teratibu. Ukimia unisaidia kusikiliza nafasi yangu na kurejesha utulifu wa ndani. Huu ni mda wa kutafakari, maisha, kupanga mambo yajayo, au ata kufurahia kutofanya chochote. Pili, napenda kusikiliza mziki ninapo kuwa ninapotaka sherehe ninapo taka sherehe au kustareheka. Mziki unanguvu kubwa ya kubadulisha hali ya moyo. Nikichagua nyimbo laini au za kutuliza nahisi msongo wa mawazo unapungua pole pole. Wakati mwingine nasikiliza mziki wa asili nyimbo za pole pole au nyimbo zenye ujumbe mzuri unao zinazonipa matumaini. Mziki unisaidia kuachilia hisia na kunifanya nijisikie huru. Njia nyingine muhimu ya kustarehe ni kutumia muda wa watu ninao wapenda. Kama familia au marafiki wa karibu, mazungumzo ya kirafiki, vicheko na hata kukaa pamoja bila kusema sana unipafaraji ya kipekea. Mahusiano ya kijamii ni tiba muhimu kwa akili na kuwa karibu na watu wanaonielewa unifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Pia napenda kusoma vitabu au makala. Ninapohitaji kustarehe kwa utulifu, kusoma unipeleka katika ulimwengu mwingine, uniondoa katika mawazo ya kila siku na kunipa maarifa mapya. Wakati mwingine nasoma hadithi, wakati mwingine vitabu vya kujifunza au vinavyotoa motisha. Kusoma unisaidia kupumzisha akili, huku nikiendelea kujijenga kiakili. Zaidi ya hayo, napata shastarehe kubwa kwa kutembea kwa miguu au kufanya mazoezi mepesi. Kutembea taratibu asa jioni au asubui, unisaidia kuondoa uchofu wa mwili na kuleta utulifu wa akili. Ninapokuwa nje, nikiangalia mazigira na kupumua hewa safi, nahisi nguvu mpya zinaingia mwilini. Mazoezi mepesi unifanya nijiskie mchangamfu na mwenye afya njema. Kula au kunywa kitu ninachokipenda, pia ni sehemu ya kustarehe, kunywa chai, kahawa, au kula chakula ninachokipenda, unipa furaha ndogo, lakini yenye maana. Wakati mwingine kupika chakula mwenyewe, huwa nibstarehe pia, kwa sababu unipa nafasi ya kuwa mtutulifu na kuzingatia moja kwa moja, jambo moja kwa wakati. Hata hivyo napenda kujiepusha na simu au mitandao ya kijamii ninapotaka kustarehe kikamilifu. Ingawa teknolojia inafaida nyingi wakati mwingine inaweza kuongeza msongo wa mawazo. Kujitenga kwa mda kuna nisaidia kuzingatia maisha alisi na kupumzika zaidi. Hivyo basi kupitia mapumziko haya, mimi ninarudi kwenye majukumu yangu nikiwa na akili safi, mwili wenye nguvu na moyo wenye utulifu. Kwa hivyo nawaumiza watu kustarehe siyo ufifu, bali ni njia ya kujitunza na kujipa nguvu mpya.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hutumia muda huo kwanjia inayonisaidia kurejesha nguvu, kupumzisha akili na kujiandaa kuendelea na majukumu ya siku. Mapumziko ya mchana ni kipindi muhimu sana kwa sababu huwa katikati ya siku ambapo mwili na akili tayari zimechoka kwa kiasi fulani. Namna nina vyotumia uwadhiri sana ufanisi wangu katika masaa ya muda ya mchana, baada ya mchana. Kwanza kabisa, jambo la msingi ninalofanya wakati wa mapumziko ya mchana ni kula chakula. Ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora kinachonipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito au mchofu kupita kiasi. Chakula chepesi chenye mboga, protini na wanga wakutosha hunisaidia kudumisha nguvu na umakini. Pia nakunywa maji ya kutosha ili kuzuia uchofu unaotokana na upunguvu wa maji mwilini. Baada ya kula, mara nyingi napenda kupumzisha akili kwa muda mfupi. Wakati mwingine hukaa kimia, nikifunga macho kwa dakika chache, au nikifuta pumzi ndefu. Kitendo hiki rahisi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa haraka. Ikiwa mazingira ya naruhusu unaweza hata kulala usingizi mfupi kwa dakika kumi, hadi kumi na tano. Jambo linalo linalo nifanya nijisikia mwenye nguvu zaidi. Wakati mwingine mimi hutumia mapumziko ya mchana kwa kutembea kidogo. Kutembea nje kwa dakika chache hunipa hewa safi na kunisaidia kuondoa uchofu wakukaa sehemu moja kwa muda murefu. Kutembea huku pia hunipa nafasi ya kubadadisha mawazo na kurejesha umakini. Nikishughulika, ninapokuwa nimeshughulika na kazi inayohitaji. Inayohitaji kukaa mda murefu, matembezi haya madogo huwa muhimu sana. Pia napenda kutumia muda wa mapumziko ya mchana kwa mazungumzo ya kirafiki na wazangu au watu wakaribu. Mazungumzo haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mahusiano mazuri kazini. Kucheka kidogo au kubadilishana mawazo ya siyo ya kazi, kuna leta hali ya urafiki, na pia hunifanya nirudi kazini ni kiwa na moyo mwepesi. Wakati mwingine, mimi hutumia mapumziko ya mchana kwa kusoma au kujifunza vitu vidogo, na wenza kusoma makala fupi, habari, au kurasa chache za kitabu. Shuguli hii hunisaidia kutumia muda vizuri bila kuchosha akili. Kidogo kujifunza kwa kiwango kidogo wakati wa mapumziko. Hunifanya nijisikie nimeendelea. Hata katika siku yenye shughuli nyingi. Hata hivyo ninajitahidi kuepuka kutumia muda mwingi kwenye simu au mitandao ya kijamii. Ingawa ni rahisi kupoteza muda kwa kuangalia simu. Nimengudua kuwa kufanya hivyo kwa muda murefu huniacha nikiwa mchofu zaidi badala ya kupumzika. Kwa hivyo mimi hutumia simu kwa kiasi hasa kwa mambo muhimu tu mwisho. Kabla ya kumaliza mapumziko ya mchana mimi hupenda kujipanga upya, huangalia kwa haraka majukumu yaliyo baki ya siku na ya kujipangia kujipangia chakufanya baada ya mapumziko. Mpangilio huu hunisaidia kurudi kazini ni kiwa na mwelekeo wazi na bila msongo wa mawazo. Kwa ujumla, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hutumia muda kwa kula vizuri, kupumzika, kutembea, kuzungumza na kujipanga upya. Mapumziko haya hunipa nguvu mpya, huniboresha kisaikolojia na hunisaidia kuendelea na kazi zangu za siku kwa ufanisi na utulivu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujenga taaluma imara yenye mchango chanya kwa jamii. Huku nikikuwa kitaaluma, kibinafsi na kimaadili. Lengo hili halihusishi tu kupanda cheo au kupata kipato kizuri. Bali linajumuisha kuwa mtaalamu mwenye ujuzi, maadili mema na uwezo wa kuleta mabadiliko yanayo onekana. Katika mazingira ya kazi na kwa watu ninaofanya nao kazi Kwanza kabisa ninatamani kuimarisha ujuzi na utaalamu wangu katika eneo langu la kazi. Kwa muda mrefu, nataka kuwa mtu anayejulikana kwa umahiri, ubora wa kazi na uwezo wa kutatua matatizo kwa njia bunifu Hii inamaanisha kuendelea kujifunza kupitia mafunzo, uzoefu wa vitendo na kujifunza kutoka kwa wengine. Dunia ya kazi ubadilika haraka Hivyo, lengo langu ni kuwa tayari kubadilika kujifunza teknolojia mpya na kuboresha mbinu zangu ili niendelee kuwa na thamani katika soko la ajira Pili, ninalengo la kupata nafasi ya uongozi au ushawishi chanya kazini Si uongozi wa kutoa amri pekee, bali uongozi wa kuwahamasisha, kusikiliza na kuwa mfano mzuri kwa wengine Ningependa kufikia hatua ambapo ninaweza kusaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi kukuza vipaji vya wafanyikazi wenzangu na kuchangia maamuzi yanayoboresha mazingira ya kazi uongozi wa aina hii hujenga mshikamano, heshima, na tiji ya pamoja Lengo lingine muhimu ni kufanya kazi yenye maana na adhari Nataka kazi yangu isiishe katika kutimiza majukumu tu, bali iwe na mchango halisi kwa watu au jamii kwa ujumla. Iwe nikuboresha huduma, kutatua changamoto fulani, au kuleta suluisho linalorahisisha maisha ya wengine. Natamani kuona matokeo chanya ya juhudi zangu, hii hunipa motisha ya ndani, na kunifanya nijivunie kazi ninayofanya. Kwa muda mrefu pia, ninataka kufikia utulifu na usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Mafanikio ya kweli kazini hayawezi kupimwa kwa kazi pekee, bali kuzingatia afya, familia na maisha ya kijamii. Lengo langu ni kujenga taaluma itakayoniwezeshe kufanya kazi kwa bidii bila kupuuza ustawi wangu wa kimwili na kiakili. Usawa huu hunisaidia kuwa mfanyakazi bora zaidi na binadamu mwenye furaha zaidi. Zaidi ya hayo, nina lengo la kujenga sifa ya uaminifu na maadili mema kazini. Natamani nijulikane kama mtu mwaminifu anayeheshimu wengine na anayewajibika kwa kazi yake. Maadili mema hujenga heshima ya muda mrefu na hufungua milango ya fursa zaidi. Katika safari ya kazi, changamoto na vishawishi hutokea. Lakini lengo langu ni kusimama imara katika misingi ya uadilifu. Kwa mtazamo wa baadaye kazini, ninatamani kuwacha alama na urithi mzuri katika kazi yangu. Hii inaweza kuwa kupitia mifumu niliyosaidia kuboresha, watu niliowafundisha au kuwahamasisha, au miradi ilioleta mabadiliko chanya. Kufikia mwisho wa safari yangu ya kazi, ningependa kusema kwamba nilifanya kazi kwa bidii, kwa moyo na kwa dhamira ya kuleta mema. Hivyo basi, kupitia malengo haya, ninaamini naweza kujenga taaluma yenye maana, mafanikio ya kudumu na kuridhika binafsi katika maisha ya kazi.

Ili kujitunza mimi ufanya mambo mbali mbali ya nayolenga kulinda na kuboresha afya yangu ya mwili, akili, naisia. Kujitunza si anasa, bali ni itaji muimu katika maisha ya kila siku. Asa katika ndunia yenye msongo wa mawazo na majukumu mengi. Kupitia kujitunza ninaweza kuhishi maisha yenye usawa, kuwa na ngufu ya kukambiliana na changamoto na kudumisha furaha ya ndani. Kwanza kabisa, ninajitunza kwa kujali afya ya mwili. Hii hinausisha kula chakula chenye lishe bora, kufa chenye mboga, matunda, protini na wanga kwa kiasi kinachofaa. Ninajitahidi kuepuka kula kupita kiasi au vya kula visivyo na afya mara kwa mara. Pia, kunywa maji ya kutosha ni sehemu muhimu ya kujitunza. Kwa sababu usaidia mwili kufanya kazi vizuri na kuondoa uchovu Bali na chakula, mimi ufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa miguu kunyoosha mwili au mazoezi ya kupumua ili kuimarisha afya na nguvu Ninajitunza kwa kulinda afya ya akili Ninajitahidi kupunguza msongo wa mawazo kwa kupanga vizuri majukumu yangu na kuepuka kujibebesha mizigo isiyo ya lazima Wakati nina poisi mawazo yamekuwa mengi, mimi uchukua muda wa kutafakari au kupumua kwa kina. Pia kujipa ruhusa ya kupumzika bila kujilaumu ni sehemu ya kujitunza kiakili, kujitambua na kukubali mipaka yangu unisaidia kuepuka kuchoka kupita kiasi. Kujitunza kihisia ni eneo jingine muhimu sana. Ninajitahidi kuwasiliana na watu ninaowa amini kama familia au marafiki wakaribu. Ninapo jitahidi kuzungumuza hau kushiriki hisia. Mimi hutoa hisia zangu kwa njia salama unisaidia kupunguza mzigo wa ndani na kunifanya nijisikie kueleweka. Pia ninajifunza kusema apana pale inapoitajika ili kulinda amani yangu ya ndani. Zaidi ya ayo, ninajitunza kukueka mipaka katika kazi na maisha binafsi. Ingawa kazi ni muimu, najua pia umuimu wa mapumziko. Ninajitahidi kutenga muda wa kupumzika, kufanya mambo ninayopenda, na kulala husingizi wa kutosha. Usingizi ni sehemu kubwa ya kujitunza kwa sababu urejesha nguvu za mwili na akili. Bila usingizi wa kutosha ni vingumu kujitunza katika maeneo mengine. Pia, ninajitunza kwa kukuza mambo ya nayonipa furaha. Hii hinaweza kuwa kusikiliza mziki, kusoma, kutembea hinje, au kufanya shuguli dogo zinazofanya nijisikie mchangamufu. Furaha dogodogo za kila siku unijenga kihisia na unipamotisha ya kuendelea mbele. Kujitunza pia kuna usisha kujifunza na kujikubali. Ninajifunza kutokana na makosa yangu bila kujilaumu kupita kiasi. Kujikubali kama binadamu mwenye udhaifu na nguvu unisaidia kuwa na hamani na nafsi yangu. Ninajitahidi kuwa na mawazo chanya na kujisamee ninapokosea. Mwisho, ninajitunza kwa kujiwekea malengo yenye uwiano na kuishi kulingana na maadili yangu. Kuwa na mwelekeo na maana katika maisha, unipa utulifu wandani na kunisaidia kufanya maamuzi bora kwa ustawi wangu. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni mchakato unaoendelea, unaousisha mwili, akili, na isia. Kupitia kujitunza ni najenga msingi imara wa hafya, furaa na ustaimilifu unaonisaidia kukambiliana na maisha kwa ujasili na matumaini.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni chinua achebe Kwa sababu maandishi yake yanamuunguzo mkubwa wa kijamii, kihistoria na kibinadamu Achebe ni mwandishi ambaye aliweza kutumia fasihi kama chombo cha kueleza utambulisho wa mwafrika changamoto za ukoloni ni mabadiliko ya jamii za kiafrika kwa njia ya kina na yenye busara Kila ninaposoma kazi yake, nahisi kama na safiri katika historia na maisha ya watu halisi. Nikijifunza siyo tu hadithi, bali pia mafunzo muhimu ya maisha. Kwanza kabisa, nampenda chinua achebe kwa sababu ya uwezo wake wakusimulia hadithi kwa uhalisia mkubwa. Anaandika kwa lugha iliyo wazi, lakini yenye maana nzito. Akionyesha maisha ya kila siku ya jamii za kiafrika kabla na baada ya kuwasili kwa ukoloni katika kitabu chake maaruf, Things Fall Apart Chinua anaonyesha jinsi mila na desturi na imani za jamii za kiafrika zilivyokuwa na umuhimu mkubwa kabla ya kuingiliwa na nguvu za nchia hadithi hiyo hunifanya nione thamani ya utamaduni na madhara yanayoweza kutokea pale jamii inapopoteza mizizi yake. Sababu nyingine inayomfanya achembe kuwa mwandishi ninayempenda ni ujasiri wake wakusema ukweli. Kupitia maandishi yake anaeleza huu wazi athari za ukoloni bila kuficha. Maumivu bila kuficha maumivu, migogano na mabadiliko yaliyotokea. Hata hivyo, hafanyi hivyo, hivyo kwa chuki, bali kwa lengo la kuelewesha na kuelimisha. Anaonyesha pande zote za hadithi, nguvu na udhaifu wa jamii za kiafrika. Pamoja na changamoto za kuleta mabadiliko, huwalisia huu hunifanya ni heshimu, mtazamo wake wa usawa. Pia nina mdhamini achembe kwa jinsi, anavyowajenga wa husika wenzake. Wahusika wake si wakamilivu, wananguvu, udhaifu, hofu na ndoto kama binadamu wa kawaida. Mfano, mhusika, okonkwo, unaonyesha jinsi tamaa ya nguvu na heshima inaweza kumjenga mtu lakini pia kumwangusha. Kupitia wahusika hawa, achembe ananifundisha kuwa maisha yana sura nyingi na kwamba kila uamuzi unaathari zake. Zaidi ya hayo, achembe alinifanya nipende kusoma vitabu viinavyoangazia utambulisho wa mwaafrika. Kupitia kazi zake, nilielewa kuwa historia ya Afrika haipaswi kusimuliwa na wengine pekee. Bali pia na wa afrika wenyewe, achembe alifungua mlango kwa waandishi wengi wakiafrika kuandika hadithi zao kwa sauti zao wenyewe. Hili linamfanya awe si mwandishi tu bali pia mwalimu na kiongozi wa mawazo Ninapenda falsafa ya achembe kuhusu jukumu la mwandishi katika jamii Kwa mtazamo wake mwandishi anawajibu wa kuelimisha jamii kuhoji maadili na kuchochea tafakari ili linanifanya ni amini kuwa vitabu si kwa ajili ya burudani tu bali pia ninyezo ya mabadiliko ya kijamii Kila kitabu chake kinanifanya nijiulize maswali kuhusu maisha utamaduni na mstakabali wa jamii Zaidi ya things fall apart vitabu vingine kama no longer at ease na arrow of God vinaendelea kuonyesha mabadiliko ya kijamii na mingogano ya kizazi kwa njia ya kina kusoma vitabu hivi kunanisaidia kuelewa kuwa mabadiliko ni sehemu ya maisha lakini ni muhimu kuyaongoza kwa hekima ili yasiharibu misingi ya jamii. Hivyo basi mimi maandishi yake yananifundisha kujidhamini, kuheshimu historia na kufikiri kwa kina kuhusu mabadiliko ya kijamii. Kupitia vitabu vyake nimejifunza kuwa fasihi inanguvu ya kuelimisha.

Ndiyo, ninaamini na weza kuhishi siku moja bila teknolojia ingawa si jambo raisi katika dunia ya leo. Teknolojia imekua sehemu muimu sana ya maisha ya kila siku. Kutoka mawasiliano, kazi, elimu, adiburudani. Hata hivyo, kuhishi siku moja bila teknolojia kunaweze kana na kunaweza kuwa uzoefu wa kujifunza, kutafakari na kujitambua zaidi. Kwanza kabisa kuishi bila teknolojia kwa siku moja kungeitaji maandalizi ya kiakili Kwa sababu tumezoe ya kutumia simu, kompyuta, luninga na interneti mara kwa mara Kuziacha gafla kunaweza kuleta hali ya wasiwasi au upweke mwanzoni Hata hivyo ni kijianda kisaikolojia na kukubali kwamba siku hiyo ni ya mapumziko na kujitenga Ninaweza kuipokea kwa mtanzamo chanya changamoto ni atua ya mkwanza ya mafanikio. Katika siku hiyo bila teknolojia ningeanza kwa kurudi kwenye shuguli za kawaida za maisha. Ningeamuka asubui bila kutumia simu kama kengele, labda kwa kuamuka mapema au kwa sauti ya mazigira. Badala ya kuangalia ujumbe hau mitandao ya kijamii, ningeanza siku kwa kutafakari, kusali au kupumua kwa kina. Mwanzo huu wa siku ungeleta utulivu na kunisaidia kuanza siku bila haraka au shinikizo la taarifa nyingi. Wakati wa mchana, ningeweza kutumia muda wangu kwa shuguli za mikono na kijamii. Ningeweza kufanya usafi wa nyumba, kupika chakula, au kufanya kazi dogo za nyumbani bila kufurugwa nasimu. Pia ningependa kutumia muda kuzungumuza ana kwa ana na watu walio karibu nami kama familia au majirani. Mazungumuzo ya ana kwa ana ya naladha ya kipekee ambayo mara nyingi upotea tunapowasiliana kupitia skwini. Kusoma vitabu vya karatasi au mangazeti pia kungekua sehemu muhimu ya siku hiyo. Kusoma bila skrini unipa nafasi ya kuzingatia kwa kina bila husumbufu waarafa vilevile ningeweza kuandika kwa mkono Iwe ni mawazo yangu, shajara au mipango ya maisha kuandika kwa mkono unisaidia kuunganisha mawazo na hisia kwanjia ya polepole na ya kina zaidi Aitha kuishi bila teknolojia kungenipa nafasi ya kuungana zaidi na mazigira Ningeweza kutembea kwa miguu, kukainche nikitanzama mazigira, kusikiliza sauti za hasili kama upepo na dege, au hata kufanya mazoezi mepesi. Shuguli hizi unikumbusha uzuri wa mambo raisi ambayo mara nyingi ufunikwa na keleleza kidigitali. Hata hivyo, siwezi kupuuza changamoto zinazoweza jitokeza. Kukosa teknolojia, kunaweza kufanya niwe vingumu kuwasiliana na watu walio kombali. Kupata maarifa muimu au kutimiza majukumu fulani ya kazi. Pia, wakati wa jioni huenda ni kaisi upweke au kuchoka kwa kukosa burudani zaki digitali. Lakini changamoto hizi pia ni fulsa ya kujifunza ufumilifu na ubunifu katika kutafutajia mbadala za kujifuraisha. Mwisho wa siku, kuhishi siku moja bila teknolojia kungekuwa uzoefu wa kutafakari na kujitathmini. Ningejiuliza ni kwanini ni kwa kiwango gani ni natengemea teknolojia na nimambo gani ni naweza kufanya bila msaada wake. Uzoefu huu ungenisaidia kuweka mipaka bora ya matumizi ya teknolojia katika maisha ya kila siku Badala ya kuiwacha initawale Hivyo basi siku hiyo bila teknolojia ingeweza kuniacha nikiwa na mutanzamo mpya na shukurani zaidi kwa maisha ya sikawaida na kwa teknolojia yenyewe.

Kumbukumbu zuri ninazobeba kutoka utotoni ni nyingi, lakini zilizo karibu zaidi na moyo, na moyo wangu ni zile zilizo jaa furaha ya mambo madogo, upendo wa familia na urafiki wa dhati. Utotoni ulikuwa, utoto ulikuwa kipindi ambacho, maisha yalionekana mepesi bila mizigo mikubwa ya mawazo, na kila siku ilikuwa na sababu yake ya kutabasamu. Ninapo zikumbuka siku zile mimi huhisi joto la kipekee moyoni na shukurani kubwa kwa malezi niliyopata. Moja ya kumbukumbu zuri zaidi ni kucheza na marafiki wa mtaa tulikuwa tukikutana alasiri baada ya shule au mwishoni mwa wiki na kucheza michezo mbalimbali kama kukimbizana, mpira wa miguu, kuruka kamba au michezo ya kufikirisha. Hatukuwa na vifaa vya kisasa, lakini tulikuwa na ubunifu na furaha ya kweli. Kicheko chetu kilijaza mitaa na muda ulipita bila sisi kutambua. Michezo hiyo ilinifundisha kushirikiana, kuvumiliana na kujenga urafiki wa dhati. Kumbukumbu nyingine zuri ni wakati wa kuwa na familia, hasa jioni au siku za mapumziko. Kukaa pamoja, kusikiliza hadithi za wazazi au wazee na kushiriki chakula kulijenga ukaribu na hisia ya upendo. Hadithi walizo tusimulia zilikuwa na mafunzo ya maisha zikifundisha maadili kama heshima, bidii na uaminifu. Hadi wa leo mafunzo haya bado yana mchango mkubwa katika maisha yango. Pia nakumbuka kwa furaha siku za shuleni hasa nyakati ambazo tulikuwa huru kucheza wakati wa mapumziko kuvaa sare za shule, kukutana na marafiki na kujifunza mambo mapya kulinifanya nijisikie mwenye matumaini walimu waliokuwa wakituhimiza na kutuongoza Walinipa amasa ya kupenda kujifunza Ata changamoto dogo za masomo zilionekana kama michezo Kwa sababu kulikuwa na msaada na ushirikiana Kumbukumu nyingine za dhamani ni wakatu wa sherehe na siku kuu siku kuu zilikua nyakati za furaha kubwa zenye chakula maalumu, wageni na vicheko vingi kuona ndugu na jamaa tulio kuwa hatuwaoni mara kwa mara kulileta msisimko zawadi dogo, nguo mpya au hata kukaa tu pamoja vilikuwa vyanzo vya furaha kubwa Sikukuu zilinifundisha dhamani ya kushukuru na kushirikiana Ututo wangu pia ulikuwa na kumukumbu zuri za kucheza nje na kuungana na mazingira Kupanda miti, kutembea kwenye mashamba au maeneo ya wazi na kutazama maumbile kulinifanya nijisikie huru Hapo ndipo nilipojifunza kudhamini asili na kufurahia utulivu wa mazingira mazigira yalikuwa darasa langu la pili Yakini fundisha subira na udadisi Kumbu kumbu za mafumbi au kazi ndogo nyumbani pia zina nafasi yake husaidia wazazi kwa kazi ndogo kama kufagia, kuosha vyombo au kuchota maji kulinifanya nijisikie muhimu Ingawa wakati mwingine niliona kama ni kazi Badae nilitambua kuwa ili nifundisha uwajibikaji na nidhamu Kwa ujumla kumbu kumbu zuri za utotoni zinanipa mguvu na faraja hadi leo. Zinanikumbusha kuwa furaha ya kweli hupatikana katika mambo rahisi, upendo, urafiki wa muda wa pamoja. Kila ninapokumbuka siku zile, nahisi shukurani kwa safari niliopitia na msingi imara ulio wekwa katika maisha yangu. Utoto ni hazina ya kumbukumbu, na kwangu kumbukumbu hizo ni mwanga unaoendelea kuangaza safari yangu ya maisha.

Mara nyingi wikendi ninaitumia kama muda wa kupumzika, kujipanga upya, na kufanya mambo yanayonipa furaha baada ya wiki yenye shughuli nyingi za kazi au masomo. Wikendi kwangu ninafasi ya kupunguza kasi ya maisha, kuacha presha za ratiba kali na kujielekeza zaidi katika mahitaji yangu bila binafsi na yangu binafsi na ya kijamii. Ingawa si kila wikendi huwa sawa, kuna mambo kadhaa ambayo huyafanya mara kwa mara. Kwanza kabisa, wikendi huanza kwa kupumzika vya kutosha. Hasa asubuhi, tofauti na siku za kazi ambapo mimi huamka mapema kwa haraka. Wikendi hunipa fursa ya kulala kidogo zaidi na kuupa mwili na fasi ya kurajesha nguvu. Kuamuka bila kengele kali hunifanya nijisikia mtulifu na tayari kuanza siku kwa hali nzuri ya moyo. Baada ya kuamuka mara nyingi hutumia mda mfupi kutafakari, kusali, au kupanga kwa akili mambo ya siku. Baada ya hapo, ninapenda kushughulikia mambo ya nyumbani. Hii inaweza kuwa kusafisha nyumba, kupanga vitu, kufua nguo, au kufanya maandalizi ya wiki inayofuata. Ingawa kazi hizi zinaweza kuonekana za kawaida. Hizi hunipahisia ya mpangilio na utulifu wa akili. Kuiishi katika mazigira yaliyo safi na yaliyo pangwa, hunifanya nijisikie vizuri na kunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na mtanzamo chanya. Wikendi pia ni muda ninao tumia kwa kushirikiana na familia. Ikiwa tunaishi pamoja, tunapata na fasi ya kuzungumza kwa kina, kula pamoja, au kusaidiana katika shughuli mbali mbali. Kama hatuyuko pamoja, sisi mimi hutumia muda kuwasiliana nao, kutembelea, au angalau kuzungumza kwa simu. Mahusiano ya kifamilia ni muhimu sana kwangu na wikendi hunipa nafasi ya kuimarisha bila haraka ya majukumu ya kila siku. Mara nyingi pia hutega muda wakupumzika binafsi. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki, kuangalia filamu au kukaa kimia ni kitafakari. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha ya ndani. Kusoma au kusikiliza mziki hasa hunisaidia kuingia katika hali ya utulifu na kuniondoa katika mawazo ya kazi. Kwa upande wa afya, wikendi ni muda mzuri wa kufanya mazoezi mepesi au kutembea kwa miguu. Ninaweza kuenda matembezini, kukimbia taratibu au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili. Kufanya mazoezi kuna nisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Na hunifanya nijisikie mchangamufu zaidi. Pia kuwa nje kuna nipa hewa safi na kunisaidia kuungana na mazigira. Wakati mwingine hutumia wikendi kwa kushirikiana na marafiki, tunaweza kukutana kwa mazungumzo, chai au shughuli ndogo za burudani. Mazungumzo ya kirafiki na vicheko hunipa furaha na hunisaidia kupunguza mawazo mazito ya wiki. Marafiki huleta rangi tofauti katika maisha. Na wikendi ni mda mzuri wakudumisha urafiki huo. Pia wikendi hutumika kwa kujifunza au kujiboresha binafsi. Na weza kusoma makala ya kielimu, kujifunza ujuzi mpya au kutafakari malengo yangu ya maisha. Kujitathmini wikendi hunisaidia kuona maendeleo yangu. Changamoto nilizo kutana nazo na kupanga hatu wazambele. Huu ni muda wakujiuliza kama nipo katika mwelekeo ninao utaka. Mwisho wa wikendi mara nyingi hutumia muda wakujiandaa kwa wiki mpya. Napanga ratiba, majukumu na malengo ya siku zijazo. Maandalizi haya hunisaidia kuanza wiki nikiwa na mwelekeo na bila msongo wa mawazo. Hivyo basi, wikendi hunipa na fasi ya kujirudisha kwenye usawa na kunipa nguvu mpya na kuendelea na maisha ya kila siku.

Ninaimarisha ushirikiano katika timu kwa kuzingatia mawasiliano wazi, heshima, wajibikaji wa pamoja na lengola pamoja. Ushirikiano mzuri haujitokezi kwa bahatitu, hujengwa kwa makusudi kupitia tabia, mtazamo na vitendo vina vyo wafanya wana timu, wajiskie kudhaminiwa na kushirikishwa. Kwa uzoefu wangu, timu inayoshirikiana vizuri huwa na tija zaidi, mazingira mazuri ya kazi na matokeo bora. Kwanza kabisa, ninaamini mawasiliano wazi na ya mara kwa mara, ndio msingi wa ushirikiano. Ninajitahidi kusikiliza mawazo ya kila mwanatimu kwa umakini na kutoa maoni yangu kwa uwazi na heshma. Kusikiliza kuna saida kuelewa mitazamo tofauti wakati kuzungumza kwa uwazi hupunguza sinto fahamu. Nina poitaji kutuoa murejesho mimi hufanya hivyo kwa njia ya kujenga ni kilenga kuboresha kazi badala ya kumkosoa mtu binafsi. Mawasiliano ya aina hii hujenga himani na kuondoa hofu ya kushiriki mawazo. Pili, ninaimarisha ushirikiano kwa kuheshimu tofauti za wanatimu. Kila mtu anaujuzi uzoefu na mtindo wake wa wakufanya kazi. Badala ya kuona tofauti hizo kama kikwazo, nina ziona kama rasilimali muhimu. Ninaimiza kila mtu kutumia nguvu zake na najifunza kutoka kwa wengine, pale ninapokuwa na mapu nguvu. Kueshimu tofauti pia kuna jumuisha kueshimu maoni yanayo tofautiana yangu. Muradi tu yanachangia kufikia lengo lapa moja. Tatu, ninajitahidi kushiriki kikamilifu na kuwajibika katika majukumu yatimu. Ushirikiano huanza pale kila mwanachama anapoteza wajibu wake kwa bidii na kwa wakati Ninapo kamilisha majukumu yangu kwa hubora, mimi na wapa wengine motisha ya kufanya vivyo hivyo. Pia, ikiwa kuna changamoto au kuchelewa, mimi huwa tayari kuwasiliana mapema ili ipate suluhisho lapa moja badala ya kulaumiana. Pia, mimi ninaimarisha ushirikiano kwa kusaidiana na kushirikiana kushirikishiana marifa. Ninapongudua mwana timu anakwama au anaitaji msaada, mimi hujitolea kusaidia bila kusubiri kuombwa. Fivyo hivyo, niko tayari kuomba msaada ninapoitaji. Kushirikisha na maarifa huongeza uwezo wa timu zima na ujenga mazigira ya kujifunza endelefu timu inayo saidiana ujenga mshikaman na huondoa hisia za kushindana kwanjia hasi. Tano, ninaimiza uweke uwekaji wa malengo ya pamoja. Ninapo shiriki katika kupanga malengo na vipa umbele vya timu na akikisha kila mtu anaelewa lengo kuuna mchango wa kebinasi. Lengo la pamoja hutoa mwelekeo na huunganisha jujudi ya wana timu. Ninapo kumbana na migogoro auchangamoto, mimi urudisha mjandala kwenye lengo la pamoja ili kukumbusha timu sababu ya kufanya kazi pamoja. Pia ninaona umuhimu wa kujenga mazingira ya kuaminiana. Uaminifu hujengwa kupitia uwazi, uadilifu na kutimiza maadi. Ninajitahidi kuwa mwaminifu katika maneno na vitendo viango na kuheshimu makubaliano ya timu. Ninapo kosea niko tayari kukiri na kujifunza tabia. Na kujifunza, tabia hii ujenga heshima na uwaimiza wengine kufanya fifio hivyo Zaidi ya ayo ni nadhamini kutambua na kusherehekea mafanikio ya timu kutambua juhudi za wanatimu ata kwa maneno ya shukurani Jambo hilo huongeza motisha na kuimarisha mshikamano Mafanikio ya timu ni matokeo ya juhudi za pamoja na kuyasherekea kujenga moyo wa umoja Hivyo basi kupitia mbinu hizi, timu huwa na mshikamano, ujifunza kwa pamoja na hufanikisha malengo kwa ufanisi na kwa mazingira chanya ya kazi.

Ndio, napenda sana asali na ninaiangalia kama chakula cha kipekee, chenye ladha, faida nyingi kiafya na maana ya kitamaduni. Asali, siyo tu kiungo cha kuongeza utamu kwenye vyakula. Bali pia ni zawadi ya asili. Inayounganisha binadamu na mazigira kwa njia ya pekee. Kila ninapotumia hasali na isi kama ninapata mchanganiko wa ladha, afya na hekima ya jadi. Kwanza kabisa napenda hasali kwa sababu ya ladha yake ya asili. Tofauti na sukari ya kawaida hasali inautamu laini unaobaki mdomoni kwa muda na kuwacha arufu zuri. Ladha yake pia utofautiana kulingana na maua ambayo nyuki wali kusanya kutoka kwa nektari. Asali ya maua ya kurini, asali ya miti fulani, na asali ya maua ya shambani, kila moja inaladha na rangi yake ya kipekee. Utofauti huu unifanya nione asali kama chakula chenye andithi dani yake. Pili napenda asali kwa sababu ya faida zake za kiafya. Kwa muda mrefu, asali himekua ikitumika kama dawa ya asili katika jamii nyingi. Inasaidia kupunguza kikoozi, utuliza koo na uongeza kinga ya mwili. Ninapoisi mafuwa na au uchofu kijiko kimoja cha asali kwenye chai ya moto unipa na fuu na faraja. Pia asali utoa ni shati ya haraka kwa sababu ya sukari asilia. Jambo linalonisaidia ninapoitaji nguvu bila kutumia vinywaji venywe kemikali. Asali pia inanafasi muimu katika mtindo wangu wa maisha. Ninapendelea kuitumia badala ya sukari katika chai, uji, au ata kwenye matunda. Hii unifanya nijisikie kama ninachangua jia yenye hafya zaidi. Ingawa ninajua kuwa asali bado ni sukari na inapaswa kutumiwa kwa kiasi. Ninathamini ukweli kwamba ni bidhaa ya asili isio itaji usindikaji mkubwa Zaidi ya hayo napenda asali kwa sababu ya uhunganisho wake na mazigira na kilemo Asali unikumbushe umuimu wa nyuki katika mfumo wa ekolojia nyuki uchangia uchafushaji wa mimea Jambo linalosaidia uzalishaji wa chakula na uifadhi wa mazigira Kila ninaponunua hau kutumia asali na isi kama ninatambua mchango wa viumbe wa viumbe hawa wadogo lakini muimu sana. Hii unifanya nieshimu zaidi, asili na juli za wafungaji wa nyuki. Asali pia inathamani ya kitamaduni na kihistoria. Katika tamaduni nyingi, asali imekua ishara ya utamu wa maisha, afya jema na baraka. Ilitumiwa katika sheree, tiba za jadi na hata katika hadithi na methali. Kujua istoria hii unifanya niione asali sii chakula tu bali sehemu ya urithi wa binadamu. Hata hivyo minatambua humuimu wa kuchangua asali halisi. Siku hizi kuna bidhaa nyingi sokoni zinazodai kuwa asali lakini zimechanganywa na sukari na viungo vingine. Ninapo pata nafasi napendelea asali ya asili kutoka kwa wafugaji wa kuwaminika au maeneo ya karibu. Ubora wa asali alisi uonekana katika ladha, arufu na ata munato wake. Pia napenda ubunifu katika matumizi ya asali, bali na chai naweza kuitumia katika kupika, kuoka mikate, au hata katika baadhi ya tiba raisi za nyumbani kama mchanganyiko wa asali na tangawizi. Ubunifu huu unifanya nisichoke kuitumia na uniongezea dhamani katika matumizi ya ke ya kila siku. Hivyo basi, napenda asali manake ni chakula kinacho nipa furaha dogo lakini yenye maana kubwa. Kupitia asali ni nakumbushWA kuwa vitu raisi fiasili inaweza kuwa na mchango mkubwa katika hafya na ustawi wa binadamu.

Katika maisha ya kila siku, ninatumia zana mbalibali za kidijitali ambazo unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana, kujifunza na kujipanga vizuri. Zana hizi zimekua sehemu muhimu ya maisha ya kisasa na kwa upande wangu nazitumia kwa maksuli ili kuraisisha majukumu ya kila siku. Badala ya kuzifanya kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, kila zana inanafasi yake kulingana maitaji na malengo yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, simu ni zana ya msingi ninayotumia kila siku. Kupitia simu, ninaweza kuwasiliana na watu wa simu za kawaida, ujumbe mfupi na programu za mawasiliano kama vile WhatsApp au Telegram. Simu pia hunisaidia kuangalia tarifa muhimu, barua pepe, ratba ya siku, na hata habari za dunia. Ni kama kifaa kimoja kinachobeba majukumu mengi kwa wakati mmoja. Pili, kompyuta hau laptop ni zana muhimu sana asa katika kazi na masomo. Ninaitumia kuandika nyaraka, kuandaa ripoti, kufanya utafiti mtandaoni, na kushiriki kazi za timu. Pia ni na programu kama Microsoft Word au Excel zina nisaidia kupanga taarifa na kuwasilisha mawazo kwa njia hilio wazi. Computer pia hunipa uwezo wa kufanya kazi kwa mda murefu na kwa ufanisi zaidi kuliko simu. Zana nyingine muhimu ni barua pepe. Ingawa ni teknolojia ya mda murefu bado ni muhimu sana katika mawasiliano rasmi. Ninaitumia kuwasiliana na wezangu wa kazi, walimu, au taasisi mbalibali. Barua pepe unisaidia kuifadhi kumbu kumbu za mwasiliano na kufuatilia majukumu kwa uraisi. Kwa upande wa usimamizi wa mda na kazi, ninatumia zana za ki dijitali kama kalenda za mtandaoni na programu za kupanga majukumu. Pia, Google Calendar unisaidia kupanga ratiba ya siku, wiki na miezi pamoja na vikumbusho muhimu. Katika kujifunza na kujiboresha, ninatumia inchini za utafutaji na majukwaa ya elimu mtandaoni. Google unisaidia kupata taarifa kwa haraka wakati majukwaa kama YouTube au tufitu za kielimu zinanipa mafunzo ya vitendo, miadhara na maelezo ya kina. Zana hizi unifanya nijifunze kwa kasi, kwa kasi yangu mwenyewe na kulingana na mathlai yangu. Mawasiliano ya kikazi na ya kijamii pia yanaboreshwa na zana za mikutano mtandaoni. Pia program kama Google Meet, Zoom uniruhusu kuudhuria mikutano bila kusafiri. Hii hukoa mda na garama na uraisisha ushirikiano na watu walioko maeneo tofauti. Zana hizi zimekua muhimu zaidi katika enzi ya kazi na zambali. Kwa upande wa burudani na mapumziko, ninatumia majukwaa ya mziki na video mtandaoni. Programu za kusikiliza mziki unisaidia kupunguza au kuongeza ari wakati wa kazi. Pia ninaweza kuangalia filamu au vipindi vya elimu kupitia majukwaa ya video jambo linalochanganya burudani na kujifunza. Zana za malipo ya dijitali nazo ni sehemu ya matumizi yangu ya kila siku. Uduma za malipo kwa simu au benki mtandaoni uniraisishia kulipa bili, kununua bidhaa au kutuma na kupokea fedha kwa usalama na haraka. Teknolojia hii imepunguza aja ya kubeba fedha, taslimu na imeongeza huraisi wa miyamara. Atimae ni natumia zana za kuifadhi tarifa mtandaoni kama hifadhi ya wingu, izi unisaidia kuifadhi nyaraka kupiga picha na faili muhimu bila hofu ya kupoteza data. Pia uniraisishia kufikia tarifa zangu kutoka kifaa chochote.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine ni jambo muhimu sana katika mazingira ya kazi, kwa sababu mahusiano hayo husaidia kuongeza ufanisi, mushikamano na furaha kazini. Mimi huanza kwa kuzingatia heshima na mawasiliano mazuri kama msingi wa uhusiano wowote. Kila mfanyakazi ana hutu, maoni na uzoefu wake. Hivyo kuwaheshimu na kuwasikiliza hunisaidia kuanzisha uhusiano chanya tangu mwanzo. Jia moja wapo ninayotumia kujenga mahusiano ni kuwasiliana wazi na kwa huaminifu. Ninapo pata nafasi ya kuzungumza na wafanyikazi wenzangu mimi hujitahidi kueleza mawazo yangu kwa uwazi bila kukera wengine na pia kusikiliza maoni yao kwa makini. Mawasiliano haya hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuepuka migongano isiyo ya lazima. Pia huuliza maswali pale ninapokuwa sielewi jambo fulani badala ya kudhani. Jambo ambalo ulenga hujenga imani baina yetu. Ushirikiano kati ya katika kazi za pamoja ni jia nyingine muhimu ya kujenga mahusiano. Ninapofanya kazi kwa timu mimi hujitahidi kutuwa mchango wangu kikamilifu na kusaidia pale panapo hitajika. Kushirikiana katika kufikia malengo ya pamoja huimarisha huusiano kwa sababu kila mtu huisi kudhaminiwa na kuonekana kuwa sehemu muhimu ya timu. Pia ninapothamini juhudi za wengine kwa maneno ya shukran hau pongezi mimi hiyo huongeza motisha na kuimalisha huusiano mzuri kazini. Haitha ninajenga mausiano kwa kuonyesha msaada na kuelewa changamoto za wafanya kazi wenzangu. Wakati mwingine mfanyakazi anaweza kuwa na msongo wa mawazo au matatizo binafsi. Hivyo huonyesha huruma na utayari wa kusaidia kuimarisha mshikamana. Si lazima kutatua tatizo lote, bali hata kusikiliza tu kwa makini kunaweza kufanya tufauti kubwa Tabia hii hujenga mazigira ya kuaminiana na kuheshimiana Nina zingatia pia mipaka ya kitaaluma katika mahusiano Ingawa ni mtu, ingawa ni muhimu kuwa na ukaribu na wafanyikazi wenzangu Ninaakikishia na eshimu na fasi zao mbinafsi na majukumu yao hii usaidia kuepu ka mingo gano na kudumisha eshi makazini vile vile ninapokosea uwa tayari kukubali kosa na kuwa mbarathi Jambo linaloonyesha unye nyevu na kukuza uaminifu Hivyo basi kwa ujumla kujenga mausiano na wafanyi kazi wengine Kuna itaji juhudi ufumilifu ili kutwazima tunafumiliana sisi kama wafanyi kazi na pia kuwa nania jema bila kukuleta mzoga mano. Kupitia mawasiliano mazuri, ushirikiano, eshima na kuelewana, inawezekana kuunda mazigira ya kazi yenye amani na mafanikio kwa wote. Mausiano haya uchangia sio tu mafanikio ya kazi, bali pia maendeleo binafsi na ya kita aluma.